Je, nimewahi kusafiri na ndege kwa kweli, nimewahi kusafiri na ndege, nilitumia ndege, mara ya kwanza kwangu mimi kutumia ndege, nakumbuka ilikuwa mnamo mwaka elfu mbili kumi na nane, nilipo maliza kidacho cha nne, na ilikuwa wakati mzuri kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza, nilikuwa na ogopa kwa sababu mimi mtu ambaye na ogopa kuwa juu ya hewa, na ogopa yaani kuwa juu kabisa, lakini ilikuwa wakati mzuri, ilikuwa kitu kizuri nilakumbuka niilikuwa natoka kutoka Nairobi hadi Mombasa kuenda kusherekea kwangu mimi kumaliza shule naam nishaitumia.

Pahali nasomea habari mtandaoni naezasema ni kwamba mii na Apple YouTube ama pia naangalia katika station ya TV ambayo ni Citizen. Na naezasema kwa kweli station hii imeweza kunifunza mengi kwa sababu inaweza kunifanya mimi nijue vitu ambavyo vinaendelea katika dunia. Kisha naweza pia kujua hata kama vitu ambavo vinaendelea katika nchi yangu. Kwangu mimi nasomea habari mtandaoni katika YouTube ama Citizen.

Mwezi wa mwaka ambayo mimi napenda kwa sana ni mwezi wa disemba. Nasema hivi kwa sababu mwezi wa disemba ni mwezi mzuri ambapo unapata. Unajumuika na familia yako, mnafanya mashuguli mingi, mnapika, mnakula. Mnakutana katika unapata labda kuna wengine ambayo hamkuonana kwa muda mrefu. Kwangu mimi huu ni wakati ambayo unapata ni vizuri kukaa, kujumika pamoja na familia na kuweza kukaa vizuri kama ndugu. Na pia ni wakati ambapo mimi napenda kwa sababu, unaona kwamba kuna mlo mwingi, kuna furaha mwingi na kujumuika pamoja na upendo.

Je, ninaishi mahali nilipozaliwa. Kwa ukweli, siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa sababu, mimi nilizaliwa katika kaunti ya Kiambu. Na kwa saa hizi, naishi katika kaunti ya Kajiado. Na nimekua pia nikiishi katika kaunti ya Nairobi. Kwa saa hizi, huko nilipozaliwa, ilikuwa kuzaliwa tu. Lakini kwa kuishi, tumekua tukihama hama kwa muda mrefu. Kwa saa hizi, siishi mahali ambapo nilizaliwa. Nilihama kwa sababu, nilipotoka katika nyumba ya mzazi wangu. Ilibidi niende shule na pahali shule yangu ilipokuwa ilibidi nichague kaunti ya kajiado kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa pahali karibu.

Swali ni napenda kula wapi nje ya nyumbani? Kwa kusema kweli, mi ni mtu ambaye napenda kula chakula yangu ambayo mimi mwenyew nimepika. Kwa sababu ya kwanza ni kuwa, napenda kuenda kununua chakula yangu ikiwa freshi, pale sokoni, ninunue viungo vyangu kama nyanya, vitunguu, mdalasini, parachichi, vitu zote, nijinule mimi mwenyewe katika bei yangu rahisi. Kisha ni kuje nizioshe nyumbani vizuri alafu niandae chakula changu. Kwa sababu ambayo mimi sipendi kukula nje ni kwamba hujui maji ambayo yalitumika kupika chakula kama ni safi pia chakula ya nje ni bei ghali sana ukiweza kujipikia nyumbani unapata kwamba unaweza kuchunga pesa yako vizuri na pia tuseme ukiweza pika chakula itabaki hadi uikule siku ambayo inayofuata lakini ukienda hotelini chakula ambayo unanunua unapata ni bei ghali, pia ni kidogo ambayo hushibi, inamaanisha pia ukirudi kwako itabidi tena ujipikie ili ushibe na pia chakula ambayo umepika nyumbani hua umeipika na raha mingi na upendo mwingi kwangu mimi nafadhalisha kula kwa nyumba lakini si kula nje.

Mimi ni mtu ambaye napenda mwanga wa kati. Sipendi mwanga mkali kwasababu mwanga kali ama mkali ni mwanga ambaye itakuchoma kwanza jua inapokuwa imewaka sana. Unapata kwamba itaharibu ngozi yako. Na pia kwangu mimi nikienda inje kama jua mwanga ni kali ama jua ni kali. Napata kwamba kichwa kitaniwanga. Na itanibidi pia nichukue ninunue dawa ya kichwa na kwangu mimi si mtu ambaye napenda kunywa dawa kwa mara mingi kwasababu dawa hua tena si mzuri katika mwili ya binadamu. Jambo la pili ni kwamba mini ni mtu ambaye napenda kuchunga ngozi yangu. Ukienda kwa jua unapata ngozi hua inachomeka sana na kuharibika. Mimi ni mtu ambae napenda kutoka inje kama mwanga uko ni wa kati, ili hata kama unaamua kutembea, unatembea kwa upesi bila kusikia umechoka kwangu, mimi jua hua inanichokesha sana. Nikitembea wakati jua ni mingi, jua hua inanichokesha, na inanifanya tu nisikie niko na uchovu. Mimi ni mtu ambae nafadhalisha mwanga wa kati.

Kumbu kumbu kumbu mzuri ambayo ninayo katika shule na kumbuka nilipokuwa katika shule ya upili, nilikuwa napenda kuenda michezo za nje, pia izi sanaa za nje ambayo tungenda kutana shule zingine, ilikuwa muda mzuri kwa sababu iliweza, ili nifanya niweze kujua watu katika shule ingine, pia niliweza kutengeneza marafiki katika shule zingine. Alafu pia kitu mzuri na kumbuka ni kuamba ata nilipokuwa katika chuo kikuu tuliweza kufanya mambo mingi ni kiwa na marafaki zangu tulieza kuenda nje, tulieza enda kufanya kuenda kwa hoteli kukula chakula nzuri sababu tulikuwa na wakati huru kabisa izo ni vitu ambogo na vikumbuka na sitawai sahau katika maisha yangu.

Kifaa cha teknolojia ambayo siwezi ishi kama haipo nezasema ni simu, kwa sababu simu ina manufa mengi katika maisha yangu, kwanza, simu ndio chombo changu cha kufanya kazi ili niweze kupata pesa. Simu inanisaidia kurahishisha mawasiliano yangu na wapenzi wangu. Pili, simu ni cha maana kwa sababu, unapataka kufanya kitu yoyote katika maisha, inaweza kukusaidia kama kufanya kupiga risachi, kujua mengi, kujifundisha kitu yote katika kutoka maisha yako. Pili, unapata simu inakusaidia katika wewe mwenyewe kujitumbuiza, uneza tazama stesheni ambayo unataka, unaeza tazama uneza tazama vipindi ambavyo vinaku, zinakufurahisha. Kwangu mimi, naweza sema kwamba kifaa chote ni jambo siwezi ishi nayo ni simu ama kompyuta. Kwa sababu hizi, ni vitambulisho halisi, na pia, inanisaidia kurahisisha maisha yangu kila siku.

Nafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Naezasema kwamba, mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi yangu kwa mapema, ili niweze kuimaliza mapema. Ivi namaanisha kwamba, mi si mtu ambaye nafanya kazi yangu katika dakika ya mwisho. Tuseme kama kazi yangu inanitaji ni malize na wiki mbili, nahakikisha kwamba naianza mapema, nafanya research yangu katika mtandao. Naeza kuandika vitu ambavo naona ni vya muhimu. Kisha naanza kushugulikia na pata naimaliza siku tatu kabla ni ni peane iangaliwe. Kwangu mimi sipendi kufanya vitu dakika ya mwisho kwa sababu, kufanya vitu vya dakika ya mwisho kwanza si mzuri, pia unaona kwamba unawezafanya vitu dakika ya mwisho na upate hufanyi kazi mzuri ambayo inaeza kuangaliwa na upate maksi mzuri. Mi naezahimiza mtu yoyote kwamba ni vizuri utilie maanani ufuate wakati ambao mda ambao umepewa ili usikuwa unajipata kwamba kila wakati unafanya kazi mda wa mwisho.

Wazo mzuri ambayo ni naeo kwa siku ya leo ni kwamba. Leo itakua siku ya mafanikio na leo itakua siku ambayo naweza kufanya mambo mingi mzuri. Mimi ni mtu ambayo inapenda kwa na wazo mzuri kwa sababu ukishinda kwamba unabiba wazo ambayo katika kili yako, mabayo itakufuata. Lakini ukiwa ni mtu ambayo unajifikiria kusu mema, unajitakia mema, basi mema itakufuata. Kwangu mimi leo ni siku ambayo na waza kwamba nitatengeneza pesa nzuri, nitauza bidha mingi katika duka langu na pia naweza pia kufaulu katika maisha yangu.

Mboga ambazo napenda kukula ni mboga ya skuma wiki, pia kabeji na managu. Pahali ambapo naishi kwanza wazazi wangu katika boma lao, wamepanda kabeji, wamepanda skuma, wamepanda skuma, kabeji na pia managu. Hizi ni mboga ambazo inamanufa mingi katika mwili ya binadamu yoyote. Pili unapata kwamba hizi ni mboga ambazo zinaweza kukuongezea damu Napenda kula managu kwa sababu managu huwa inaongeza damu ya msichana Tunapo juwa kwamba kila mwezi msichana huwa ana hedhi na akiwa na hedhi huwa anapoteza damu nyingi katika mwili wake Inamanisha kwamba ni vizuri kwa msichana yoyote kula mboga nyingi Pia kunywa na maji kwa sababu maji pia unapata ina kuongezea damu katika mwili wako Pia mimi napenda hizi mboga kwa sababu kabeji si ngumu kupika ni rahisi kupika pia ni bei rahisi, managu pia ni bei rahisi, skuma wiki pia ni bei rahisi na pia napenda kula hizi mboga pamoja na ugali, napenda kula pamoja na mchele napenda pia kula pamoja na mchele ugali ama pia chapati naeza himiza mtu yoyote kama haupendi mboga anza kukula mboga kwa sababu mboga inamanufaa mengi katika ngozi yako kukuongezea damu na pia kukaa kama mwili yako ina afya. Na pia utapata hautapata magonjwa mengi.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyekundu na pia rangi nyeupe. Rangi hizi ni nzuri kwa sababu unapata kwamba kama ni nguo nyekundu ambayo unavaa unapata kwamba unakaa vizuri. Na kama pia ni gari ambayo unapata kama ni gari nyeupe, gari nyeupe huwa inaka vizuri. Pia ni rangi ambayo inakaa tu vizuri pia ata kwa nyumba, kwa mfano unapotengeneza, unapojenga nyumba hako. Upake ukuta wako rangi nyeupe unapata kwamba rangi ya nyumba huwa nyumba inakaa kuvutia na inakaa kama nyumba pia neza kwangu mimi rangi hua na yona kila mara nikitoka nje ni kwa katika barabara na hua naona gari nyekundu naona rinda nyekundu ya wasichana naona gari ya rangi nyeupe na aina aina tele naeza sema ni rangi nyeupe na rangi nyekundu ambayo huwa inanipendeza.

Swali ni, napenda kutembea wapi? Mini mtu ambaye kwanza, napenda kutembea. Napenda kutembea kwa sababu, kutembea ni zoezi mzuri. Pili, unapotembea, inakusaidia katika hali yako ya akili, unasikia kwamba akili ni mzuri, afya yako ni mzuri. Kwanza, mi napenda kutembea katika nchi tofauti. Nchitofauti nasema hivyo ni kwa sababu na penda kutembea nione mandhari ya kila pahali, jinsi vitu ambavo vilivyo, vina vokua, pia napenda kutembea katika kwenda kuona bahari, mimi ni mtu ambaye ni meenda katika bara huko pwani, kwenda kuangalia mandhari, kwenda kuangalia wapi ambapo watalii huwa wanaenda, pia napenda kutembea nikipanda mlima, napenda kupanda milimamingi sababu nizoezi nzuri na hua inasaidia katika afya yako. Kwangu mivi neezasema kwamba kupanda mlimi imekwa zoezi mzuri kwangu mimi na inemenipea manufaa mingi.

Swali ni je na penda sanaya aina gani? Naezasema kwamba sanaa ni kitu ambayo inafurahisha na ni mzuri kujua. Mwanzo, naezasema kuna sanaa tofauti tofauti. Kuna sanaa ya uchoraji, kuna sanaa ya wakuta, kuna sanaa ya picha, kuna sanaa ya ushairi, mziki na ngoma. Sanaa ambayo minapenda ni sanaa ya uchoraji. Unapata kwamba hii ni ile ambapo unatumia rangi na brushi kuunda picha kwenye karatasi ama ukuta Kuna kuna aina kama ya maji ya rangi, mafuta na pia akrilik Pia kitu ingine pia minapenda ni sanaa ya picha Mini mtu ambayo inapenda kupiga picha kwa sana Kwa sababu picha huwa inahadithia hadithi fulani Tuseme miaka kumi zijazo unaeza kuangalia nyuma na useme kwamba nakumbuka wakati huu Kwa sababu nilienda pahali hapa na hapa Napenda pia sanaa ya mziki Kwa sababu minapenda kuimba Yaani mziki huwa inanifurahisha roho yangu kucheza vyombo vya mziki na kuunda nyimbo ni sanaa amabavo na vyopenda Pia sanaa ya ngoma ni sanaa ya kuonyesha hisia na hadithi kupitia mwendo wa mwili ili unaweza piga densi, unaeza furahia na wenzako Pia sanaa ingine ni uandishi wa maandishi Hii ni ya kuandika hadithi, mashairi ama riwaya Mini mtu ambaye napenda kuandika kwa sana, naezaandika kitu yoyote, naezaandika hadithi, naezaandika ushairi, ili watu waweze kutunga, kwangu mi basi hizo ni sanaa ambavyo napenda kufanya. La mwisho ndo nisieze kusahau ni sana ya maonyesho. Hii ni ile ambayo unapata unahigiza filamu, tamthilia au michezo yakuigiza. Na kumbuka nilipokuwa katika shule ya sekondari, niliweza kufanya sana ya maonyesho ila na ulipata kwamba ilikuwa inafurisha watu wengi kwa sana. Hivo ndivo sana ambavo mimi napenda.

Na'am, kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napenda kutembea kwa miguu kwa sababu, kutembea kwa miguu ni mazoezi mzuri kwanza, pili, unapata, unapotembea kwa miguu unaweza, unachangamsha mwili yako kwa sababu unaweza fanya vitu vingi. Mara mingi, unapata mimi ni mtu ambaye napenda kuenda kutoka sehemu fulani hadi nyingine kwa kupiga mguu. Inaweza nifanya niwe mtu ambaye niko mchangamfu, pia tuseme kama umeongeza kilo unataka kupunguza, hii ni njia nzuri ya kupunguza kilo ili uweze kuwa na afya bora. Na'am, mimi ni mtu ambaye napenda kutembea kwa miguu kwa mara nyingi, napotembea, unapata napanda milima, nikitaka kuenda sokoni, mimi hutembea, nikitaka pia kuenda kwa duka, mimi hutembea, lakini kama tuseme nina haraka na pale ambapo naenda ni mbali unapata, huo ndio wakati ambapo mimi natumia natumia basi ili kufika mahali ambapo naenda. Lakini kwa mara nyingi naafadhalisha kutembea kwa miguu zangu. Ili ninapofika uzeeni napozeeka, unapata kwamba sitakuwa na shida ya mwili kwa sababu nikiwa mchanga nilikuwa nafanya mazoezi.

Kitu ambayo nafanya ili niweze kulinda mazingira nawezasema ni kwamba Mimi ni mtu ambaye napenda kuhifadhi na kuchunga mazingira yangu ya kwanza ni nahakikisha kwamba naelimisha watu kwa ubora na umuhimu wakukaa na kuishi katika mazingira safi Pili, mimi ni mtu ambaye ninakikisha kwamba ninapoona uchafu, ninaukota ili mazingira iwe safi Tatu ni kwamba huwa najiunga na jamii pamoja ili tuweze kupanda miti kwa sababu kuna muhimu wa kupanda mti. Mti inahakikisha kwamba inatuletea mvua na pia kusikauke. Panapo kuwa na mvua unapata wa kulima wanaweza kupanda mimea na halafu zikisha mea unapata kwamba tutapata chakula. Kwa hivyo nawezahimiza kila mtu kwamba ni muhimu sana kuhakikisha tunachunga mazingira yetu ili ya weze kuwa wasafi na ya pia ikuwe mazingira ambayo ikikuwa chafu, mazingira ikiwa chafu huwa inaleta magonjwa mengi sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kuchunga mazingira ili tuzuie ugonjwa na pia tuwe katika mazingira safi.

Kwa hakika, mii ni mtu ambaye nafahamu ujirani zangu. Siwajui wote kabisa kwa sababu unapata mtu anapo ishi mjini, unapata kwamba watu wana kazi nyingi kila wakati, wengine huo wanarauka, wengine huo wanajifungia kwa nyumba, lakini unapata kwamba tunapo kutana huwa tunasaidia mara kwa mara, pia tunahakikisha kwamba tunashi pamoja kama jamii nzuri. Majirani zangu huwa tunasaidina katika mambo mingi katika maisha na hii imetusadia kujenga kukuwa na umoja, kukuwa na upendo na pia wakati pia wa furaha kama mtu anapo jirani moja Anasherekea siku ya kia kuzaliwa, ama siku ya mtoto wake kuzaliwa Huwa tunakuja pamoja, tunasaidia na kupika Tunaimba nyimbo za shangwe na vigelegele Tunanunua zawadi na pia tunajumuika pamoja kama jami Hii imetufunza kuwa ni vizuri kushikana mkono katika raha, katika shida kwa sababu tunahitajiana katika maisha Hiwezi fanya hii maisha pekee yako una hitaji wenzako na pia wenzako wanakuhitaji.

Naam, kwa hakika mi ni mtu ambaye natumia teknolojia ya sauti. Natumia teknolojia sauti kwa sababu huwa inasaidia wakati ambapo kwa mfano unapokua unakula na mkono yako ni chafu na hutaki kushika simu yako ili iweze isikuwe na chakula. Unaeza tu tumia teknolojia sauti kusema Google nataka unisaidie hii na hii alafu pia unapata inakupatia jibu. Ama pia unasema tu Google naomba uzime simu yangu ama Google naomba unipigie mtu flani na flani. Unapata kwamba teknolojia sauti imeraisisha maisha kwa sababu unaeza fanya vitu kwa haraka na kwa upesi.

Swali ni je, naweza kuishi siku moja bila teknolojia? Kwa hakika mimi ni mtu ambaye naweza ishi hata siku mbili bila teknolojia. Na sema hivi kwa sababu unapata kitambo hatukuwa tunajua teknolojia ni nini. Teknolojia haikuwa imekuja, haikuwa imeletwa. Na tuliweza kuishi vizuri kwa sababu tulikuwa tunaishi, tunashiriki pamoja kama jamii, unapata kama ukitoka shule, unaweza enda kumtembelea jirani wako. Pia unapata pia unaweza piga gumzo na familia yako bila wasiwasi. Kwangu mimi sijategemea teknolojia kwa sana kwa sababu najua pana maisha pasipokuwa pia teknolojia. Yani bado maisha inaweza endelea. Sijakua mtu ambaye nimekuwa zuzu ambaye anategemia teknolojia kwa usana bila kuona kwamba hakuna maneno ingine. Naweza sema kwangu mimi naweza ishi vizuri sana bila teknolojia kwa sababu pana mambo mengi ya kufanya. Pasipokuwa na teknolojia hata siku moja, naweza tembea, nisalimie majirani zangu, naweza enda nikalime shamba, naweza osha nguo zangu, pia naweza pumzika na kujiburudisha.

Swali ni Je ni mewai kujifunza kupiga gitaa. Kwa hakika, mi ni mtu ambaye nimejifunza kupiga gitaa. Na kumbuka nilipokuwa katika darasa la saba, pale shule ndogo, na kumbuka nilijifunza kupiga gitaa, tulikuwa na zile funzo ambazo zina tunafunzwa na walimu kucheza gitaa. Na niliweza kujifunza kwa hakika kwa sababu ilikuwa funzo nzuri na pia hadi waleo naezatunga nyimbo yoyote kupitia kucheza gita.

Swali ni jee ningependa kuangalia nyota? Kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napenda kuangalia nyota wakati usiku unapofika. Na nyota ni mzuri kwa sababu ukiangalia mawingu, unaona kwamba inaifanya ikaye rembo na ikaye vizuri. Na mara nyingi sana, unapata usiku, napokua najumuika na marafiki zangu, tunapotoka nje huwa, tunafurahia kuangalia nyota kwa sababu inafanya anga iwe nzuri pia inaleta mwanga ili mtu aeze kuona wakati mwingine unapata kwamba tuneza kuwa tumelala kwa nyasi tukitazama juu anga tukiesabu nyota lakini kwa hakika unapata huwa ziko nyingi sana ili mtu hawezi maliza kuziangalia pia tulipokuwa shule tulifunzo kuhusu nyota kuhusu muwezi na jinsi vinavyo kuja vikienda Pakikuwa na mwangaza mwingi mchana Kwa mara nyingi ni vigumu kuona nyota.

Je napenda maua? Kwa hakika mi ni mtu ambaye napenda maua sana. Kwa sababu maua ni pambo nzuri, maua pia inafanya msichana yeyote awe na furaha. Na kumbuka kuna wakati ambapo mara ya kwanza nilipo nunuliwa maua, nilinululiwa maua na mamangu mzazi. Nilipo maliza shule yangu chuo kikuu, unapata kwamba, ni hiyo siku yangu ya kumaliza. Mzazi wangu aliniletea maua kama kunipongeza na kuniambia nimefanya vyema. Pia tena, maua kwangu inafanya nihisi na furaha. Katika shamba la mzazi wangu pale nyumbani, unapata nimepanda maua ya aina mengi na maua ya nyekundu maua nyeupe. Na pia, maua inafanya inafanya kila jamii yani wakipanda inafanya ikae vizuri. Kwangu mimi naeza himiza mtu yoyote ni vizuri kupanda maua unapopanda pia uneza itumia kama biashara uuze upate pesa.

Kwa hakika, staki kudanganya, mi si mtu ambaye napenda kuendesha baiskeli. Na si ati naichukia tena ni kwa sababu nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo nakumuka hiyo wakati tulikuwa tunaishi Mombasa na wazazi wangu wakanisaidia kuungana na marafiki wangu ili waweze kunifundisha kuendesha baiskeli. Nakumbuka wakati huo walipoanza kunifundisha, waliponiachilia niendeleze kuendesha nilianguka chini na nilipoanguka chini niliumia. Naamini mtu ambaye ni muoga si kwa hakika sana. Hivo basi ilinifanya niache kujifunza kuendesha na hadi wa leo nakuambia nilivokuwa mkubwa bado sijajua kuendesha. Lakini natumai wakati unaoukuja yani badae ianeza kuwa mwaka ujao ama miezi zijazo naeza kujipata ninunue baiskeli yangu na niweze kujifunza ili pia ikue kama mfumo wangu wa kufanya mazoezi.

Kazi gani ya nyumbani ambayo naichukia? Kwa kusema kweli, mi ni mtu ambaye sipendi vitu ambavyo vina vinausiana na kuosha nguo, kuzianika na pia kukunja. Mini mtu ambaye naezafanya kazi yoyote vile. Naeza naezafanya kazi ya kupika chakula, nioshe vyombo. Naeza panga vitu kwa nyumba kama kwa kikisha kwamba Kila kitu kikosawa, napenda kupanga kitanda, napenda kupanguza meza, napenda kupanga vyombo viwe visafi, viwe vizuri Napenda pia mimi kuosha nyumba Izo ndo kazi ambayo napenda kushiriki Lakini ikifika katika kazi ya kuosha nguo hiyo kazi huwa inanishinda sana kwa sababu mi ni mtu ambaye nikiosha nguo mikono yangu inakua nyekundu ama sazingine kuna visabuni ambavo vinanitua vidonda, kwangu mimi ikifika kwa kuosha nguo huwa naita mamafua ananisaidia kufua alafu pia hapo kwa kukunja naeza jitahidi kidogo.

Swali napenda wanyama wa aina gani? Kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda wanyama kama vile paka, kama vile mbwa, kama vile kuku, kama vile kondoo, vile vya kufuga katika nyumbani. Nikiweza ongelea wanyama wale wa mstuni naeza sema napenda simba na pia napenda chui Lakini kwa kweli ni vigumu mimi kuvilea kwa sababu nyama wa mstuni kwanza kama unataka kuvilea lazima uongee na serikali, lazima pia ulipe pesa fulani ili uziweke Pia unapata ni vigumu kuweka hawa wanyama kwa sababu ni pesa nyingi na pia wanahitaji chakula nyingi na pia kuna hatari ya kwamba wanaweza kuumiza kwa sababu hawajalelewa kuwa wa kufugwa kwa nyumba ila wanafaa kufugwa pale mstuni. Lakini wanyama kama vile paka, umbwa ngombe, hizo ni wanyama rahisi kuzifuga na ninazo tayari. Na naezasema haina kazi nyingi ni wanyama wazuri ambao wana upendo, unaeza cheza na nao wanakuletea furaha kibinafsi kama binadamu yoyote.

Ninapotaka kustarehe kwanza huwa naakikisha kwa mba sifanyi kitu yoyote ambayo inahusiana na kazi. Napenda kustarehe ni akikishe kwa mba sifanyi kazi yoyote na huwa nimejituliza ili akili yangu ipumzike pili. Ninapotaka kustarehe naeza amuwa kuenda kuongelea katika bahari. Inamanisha kuna wakati ambapo mimi napenda kusafiri hadipwani. Kutoka Nairobi hadi pwani unapata ukitumia basi ni masaa nane Ukitumia ndege ni masaa mawili ama moja Kuna wakati ambapo unasikia ni mechoka na naitaji kustarehesha akili yangu Wakati huu nahakikisha kwa mba kama nikona pesa ambayo ni meifadhi Naeza lipa ndege na niende pale pwani ni jistareheshe Nikihisi upepo wa bahari Pia nikikula chakula ta mutamu pale baharini ime niwezesha kwa mba niweze kupumzika na niweze kutulia vizuri.

Swali, niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayemtaka kumfuga. Ni aina gani ya mnyama? Kwanza, ni mbwa. Mbwa ni mnyama ambaye unamfuga pale nyumbani. Na pia, unapata ni mnyama ambaye anaeza kulindia boma ama kukuchungia boma. Anaonekana vipi? Mbwa wangu ni mkubwa, amenona na ana afya nzuri. Na pia ijapokuwa wakati ambapo labda hakuna usalama. Nikisikia akibweka ama mtu yeyote ambaye anakuja kwetu akibweka Najua kwamba pana mtu ambaye sikuwa namjua amefika. Tabia zake au mwenendo wake ni mzuri kwa sababu ni mtiifu. Na anaweza kunisaidia wakati wowote ninapotaka msaada. Je, anafanya kitu chochote cha kuchekesha? Wakati tunakimbia pamoja na mbwa wangu unapata kwamba ananichekesha kwa sababu anapenda mchezo mwingi. Alafu, kwa nini unawapenda wanyama pori wakufugwa? Kwa kweli huwa sipendi wanyama pori wakufugwa kwa sababu huwa wana kazi nyingi na pia. Kama nina mtoto mdogo katika boma, naogopa kwamba anaeza hatarisha maisha mtoto mdogo. Nazipenda lakini naafadhalisha wakae msituni.

Sifa gani muhimu katika kiongozi yoyote, naeza kuambia sifa kiongozi yote ambayo ni muhimu, ni sifa ambao unapata kiongozi huyu ni mtu ambaye ana maadili, kiongozi ambaye anaweka malengo ya watu wake mbele kama kipaumbele ya nchi yake, kiongozi ambaye hana haibii haui watu na pia ni muaminifu. Kwa nasema hivi kwa sababu kiongozi ambaye ni muaminifu ni kiongozi ambaye unapata anaezategemewa na watu wengi Pia ni kiongozi ambaye tunajua ata tukieza funga macho kama inchi Tunampayo amani kwama tunajua anatuongoza pahali pazuri Kiongozi pia mzuri ni kiongozi ambaye huwa anatetea haki za mwananchi wake na watu wake na hapendi kuona watu ambao wanadhulumiwa Kiongozi ambaye anayeona watu wakidhulumiwa na hasemi kitu sio kiongozi mzuri Kwangu mimi naeza shauri watu kwamba wanapuchagua viongozi wao Wakikishe wanachagua viongozi wazuri, viongozi ambao wanapenda haki viongozi ambao wanafanya kazi nzuri inayotajili ili waeze kujenga nchi zao.

Mi ni mtu ambaye napenda kupanga kazi yangu vizuri Nasema hivi kwa sababu napenda kupanga kazi yangu kwa utaratibu na nihakikishe kwamba sijapoteza kazi yangu yoyote ambayo ninafanya Kwanza nahakikisha mi ni mtu ambaye na yaandika vitu vyangu chini katika kitabu Kwa mfano nikijua niko na mkutano wiki inayokuja ili nisiweze kusahau na iandika chini kwa utaratibu na napanga kazi yangu vizuri ili nisiweze kupoteza kazi yoyote yangu Pia kazi yangu huwa naichukulia na maadili na huwa sitilii mchezo katika kazi yangu Kwa sababu kazi yangu ndo huwa inanilipa Mi ni mtu ambaye nina nithamu na nina mpangilio mwema Kwa hivyo ata ninapofanya kazi na mtu yoyote nahakikisha kwamba Huwa anachukulia kazi yangu vizuri na huwa naheshimu kazi yangu pia nahakikisha kwamba niwe mtu ambaye nina mpangilio mwema.

Swali ninapenda kununua vitu wapi? Mi ni mtu ambaye sipendi kununua vitu katika mtandao Kwa sababu mtandao wa siku hizi unapata inauongo mengi kwa sana Nasema hivi kwa sababu unapata unapoangalia kitu ka kwa mtandao alafu upige simu Ulipe uletewe ukiletewa unaona kwamba haifanani vile ilivokuwa inakaa mtandaoni Mi ni mtu ambaye naafadhalisha kwenda pale dukani ili niweze kujichagulia mwenyewe kibinafsi na kuangalia pia wanavitu vya aina gani na pia hapo inani inaniweza pia kurahisisha nisiweze kutumia wakati wangu vibaya nafika dukani naangalia na chagua mimi mwenyewe kwa wakati wangu na utaratibu wangu Alafu ninapopenda kitu nainunua na nalipa hapo, ili ndo iweze kunizuia mambo ya kama vile, labda niliangalia mtandao nilipoletewa si kitu ambapo, yaani haifa nani.

Kwa kusema kweli, mi si mtu ambaye nimeenda cinema kwa wingi kwa sababu unapata kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye nimependa kutulia kwa nyumba. Na pia kama ni kuangalia sinema huwa naitazama katika televisheni ama katika kutumia ki mtandao ambao unaitwa Netflix. Lakini nakumbuka mara ya mwisho nilienda katika sinema yote ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi nne na tulienda na shule yetu ambapo watu wa darasa la nane tulipelekwa Lakini pia natumai kwamba hivi karibuni naeza enda sinema ili niweze kujitumbuiza na kupumzika.

Swali ni niambie kuhusu rafiki yako wakaribu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi ni dada yangu kwa sababu dada yangu tumeachana na miaka miwili. Na hatukukutana shuleni kazini au jirani ni mtu ambaye tulizaliwa na wazazi wamoja. Je unakumbuka mambo mnayo fanya pamoja naam unapata sisi ni watu ambaye tunapenda kwenda kununua nguo pamoja, kupiga picha pamoja, kutembea katika mandhari tofauti Nimi kinachofanya awe rafiki wangu wa kweli ni kwa sababu hana si mtu ambaye ana madharau, ni mtu ambaye ana upendo, ni mtu ambaye ana roho safi ni mtu pia katika kazi yake unaona ni mtu ambaye anabidii hii inamaanisha kwamba, tunaweza kusaidiana pamoja kama mandugu ili tuweze kutimiza ndoto zetu za baada ye ama za usoni swali ya mwisho ningependa kusema nini kuhusu rafiki yangu ningependa kusema kwamba nataka ajue kwamba mimi nitakuwa rafiki wake japo kuwa mimi dada yake nataka pia ajue mimi ni rafiki wake wa kweli na kitu yoyote ambacho angehitaji nita msaidia kama dadake.

Sherehe yangu ya kupendeza kwa kweli ni sherehe ya kusherehekea siku ya mtu yeyote kuzaliwa. Nasema hivi kwa sababu, mimi ni mtu ambaye anapenda kusherekea siku ya kuzaliwa kwa mtuu yeyote. Pia, sherehe inayonifurahisha kwa kweli ni sherehe ya Krismasi. Ambapo, hii ni sherehe unapata huwa, tunajiunga pamoja kama familia, kuja pamoja kupika, kukula, kupiga gumzo, kukaa pamoja na upendo kwa sababu unapata katika mwaka watu huwa wana mambo mengi Kuna ambao mandugu ambao wako shule, unapata wazazi wengine wapo kazi. Sisi wengine kama watoto labda pia sisi tunafanya kazi ama wengine pia walihama katika nyumba ya mzazi na wanaishi mbali katika huu msimu wa krismasi tunapokuja pamoja Huwa tunakuja pia kama tumenunulia kila mmoja wetu zawadi ili pia kuonyeshana kwamba tumekumbukana na pia tuna upendo kati yetu sisi wenyewe.

Swali ni nilikuwa napenda kufanya nini nilipokuwa utotoni? Nakumbuka kwanza mama yangu mzazi na baba yangu mzazi wanapenda kunihadithia kwamba Nilipokuwa mtoto, nilikuwa mtu ambaye napenda kucheza sana. Yani nilikuwa mimi napenda mambo na mchezo. Nakumbuka nilikuwa napenda mchezo wa kukimbia, mchezo wa kujificha. Pia kupika, nilikuwa napenda pia tunapewa chakula chetu, alafu naenda napika. Kwa sababu nilikuwa napenda kutazama mama angu akipika sana nilipokuwa nikiona mama angu akipika pia nilikuwa nataka kumuiga ili niweze kujua pia kupika kama yeye nilikuwa mtoto mchangamfu mtoto ambae anafuraha na pia mtoto ambae ana upendo hadi waleo naeza kukwambia kwa uhakika mimi ni mtu ambae ninaupendo na pia napenda kucheza hadi waleo hata kama nimekua mtu mkubwa Mimi ni mtu ambaye unapenda unaezaona kwamba napenda kucheza Kwa sababu pia kucheza inafanya uwe na afya mzuri Kwa sababu kucheza pia ni mazoezi.

Swali nimewai kusafiri wapi pahali pazuri na kumbuka pahali pazuri ambapo nimewai enda ni Lamu. Lamu iko sehemu fulani hapa Kenya ukipita Mombasa na ukipita Malindi. Ni pahali pazuri kwa sababu unapata kwamba huko watalii wengi wanakuja, pia mandhari ni nzuri. Alafu pia utamaduni wao nilieza kusoma vitu vingi huko hapana gari. Watu wanatumia punda kama njia ya kusafiri, pia ni insha ambayo, ni sehemu ambayo imezukwa na maji Inamanisha pia watu wanatumia feri ili waeze kufika pahali hapo Chakula yao ni nzuri, utamadunia yao ni mzuri. Pia watu wa huko wanakukaribisha kwa uzuri kwa sababu hawana roho chafu, wanakusaidia Chakula chao ni kitamu Pia unaona kwamba maisha huko si ngumu kama maisha ya mjini yani maisha ni nzuri na watu unafanya kazi kwa bidi.

Swali niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni chakula gani au na ni wapi unapenda kule. Mimi ni mtu ambaye napenda kula ugali na nawezaikula wakati wowote nikikuwa katika hoteli nikiweza kuwa pia kwangu. Ladha yake ni tamu na unapata wali kwa nyama ni chakula ambayo kinapendeza kwa sana. Pia kuipika haichukui muda mwingi kwa moto na unaweza ipika jinsi vyovyote wewe mwenyewe unaitaka. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokuwa nilipoila hio chakula nakumbuka nilikuwa mtoto mchanga na ni mamangu ambaye aliipika. Nani aliyekueleza kuhusu chakula hiki, nakumbuka ilikuwa mamangu mzazi kwa sababu tulipokuwa kwetu alitengeneza tukiwa nyumbani. Mara ya mwisho nilikuwa ugali na ugali kwa nyama ilikuwa wiki iliyopita. Nilipokuwa kwangu, nilipotoka kazini na nilipika ugali. Pia nikatengeneza nyama na ilikuwa chakula tamu kwa sana.

Mimi ni mtu ambaye napenda kujifunza mambo mapya. Mambo mapya huwa najifunza katika mtandaoni. Ama pia nikiwa pahali popote nimeona mtu ambaye najua anajua mengi kunishinda. Huwanamuhimiza ama namuomba kwamba anifunze kwa sababu najua akinifunza huwa na napata manufa mingi kwangu mimi kibinafsi. Na manufaa ninapopata unapata kwamba naweza itumia katika labda kazi yangu, nikiwa peke yangu. Ama tu pahali popote kwangu mimi ninaweza himiza mtu yeyote ata kama ukona simu simu ni kifaa ambayo inaweza kusaidia sana inaweza kusaidia vile kutafuta kazi ukiwa katika mtandaoni pale tiktok, pale whatsapp inakusaidia yani kujua mengi na pia kujua mengi ni mzuri kwa sababu itakusaidia katika maisha yako pale usoni. Hivi mimi ninaweza himiza mtu yeyote simu usiitumie tu kwa kujitumbuiza, tumia pia kwa kusoma vitu mapya kujua mambo mingi ambayo itakuzadia pale maisha yako ya usoni.

Nakumbuka nilipokuwa katika darasa la saba nilinua tikiti ya tukio ambapo nilenda kuona mwana mziki ambayo nampenda kumsikiliza akiimba ambaye anaitwa jina lake nimeisahao Haa anitwa Kidum, Kidum ni mwanamziki hapa Kenya na tulikuwa tumeenda katika hiyo hoteli lakini uzuri niilikuwa na watu wakubwa ambao ni wazazi wangu na hii ilikuwa tukio ambao ilikuwa wazazi na pia watoto wanazaenda ilikuwa ya adabu na heshima na kumbuka nilipoenda tulieza kujumuika tukaimba nyimbo nzuri ambayo ye mwenyewe ametunga kama mwanamziki Tukakula chakula mzuri katika yo hoteli na ilikuwa wakati mzuri kama familia ambapo tulikuwa pamoja.

Juisi ya matunda ambayo mimi napenda kwa kweli ni juisi ya ndizi na parachichi. Na kwanza naeza sema haya matunda kwangu mimi yananisaidia katika kuenda choo, ili naweza enda msalani kwa utaratibu bila kuhisi kwamba nimekazwa. Pia juisi hii ni rahisi kuitengeneza kwa sababu matunda haya si bei ghali, ni bei rahisi kwa vile ukienda sokoni utaipata kwanza yakiwa freshi na ni rahisi kwa bei. Pia naipenda kwa sababu inaweza kulainisha ngozi yangu iwe nzuri alafu pia unapoikunywa hua unahisi vizuri kabisa. Pia unapata unapozaa mtoto akiwa mdogo na unaanza, ikifika kama miezi sita na unataka kumzoesha kukula, naweza kuambia kwamba anza kumpa hii juisi l, unaweza itengeneza uibonde, umpe akunywe, itamsaidia katika kukuwa kwake na pia kutengeneza ubongo yake ili aweze kuwa mtoto mwerevu.

Haa, swali ya leo ni mziki gani unaosikiliza mara nyingi, nawezasema kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda mziki wa bongo, kwa sababu mziki wa bongo, yani huwa inamesegi fulani ambayo inakuzungumzia wewe kibinafsi. Kwanza mziki wa bongo na upenda kwa sababu mziki wa bongo unapata yani unaweza usikiliza wakati wowote unaweza usikiliza uki pika chakula chako unaweza usikiliza uki osha vyombo unaweza usikiliza ukitumbuiza wageni wanapokuja kwako yaani ni mziki ambao unaleta furaha nyingi katika nyumba yoyote Pia naweza sema kwamba mziki wa bongo ni mziki ambao unaweza mtu yeyote ambaye anaweza sikia inawwza kuwa mtu mkubwa, inaweza kuwa mtu mdogo. Na msanii wangu ambao nampenda sana katika bongo naweza kuambia ni diamond, platinum kutoka pali Tanzania, omidimpos kutoka Tanzania, mario kutoka Tanzania. Pia wetu wakenya kama wily paul na bahati hao ni wanamziki ambao wameimba bongo vizuri.

Mimi ni mtu ambaye napenda kusaidia jamii yangu kwa sana. Na jinsi ninavo wasaidia ni kuhakikisha kwamba naeza kuongelesha watoto wa rika ndogo kuwaambia kuwa shauri kwamba wasipate mimba. Kwanza wasichana wa ndogo kwa sababu msichana anapopata mimba akikuwa mdogo. Unaona kwamba ana maisha yake yanasimama unapata hataendelea na shule kwa wakati huo kwa sababu anamimba. Ama pia unapata msichana anapopata mimba ama aanze kuozwa, akikuwa msichana mdogo, maisha yake na ndoto zake ambazo alikuwa ana jitakia, aweze kutimiza anapokuwa mkubwa, huwa inakatizwa sababu ameanza familia. Jinsi ingine pia unapata kwamba nasaidia jamii yangu ni kufanya vitendo kama vile kupanda mti kusafisha mazingira ili mazingira iwe safi Pia unapata naeza kufanya kusaidia watu wengine wapate kazi kama kama vile kusaidia watu waandikwe kazi pahali kama nimeskia pahali kuna mtu ana hitajika kazi naambia mtu wote ambaye naona kwamba anastahili apatiwe hiyo nafasi.

Pale ninai napangaji wiki yangu ya kazi, kwanza naezasema wiki yangu ya kazi huwa inaanza kutoka jumatatu hadi ijumaa namini mtu ambaye ni nabahati kwamba sifanyi kazi yangu katika siku ya jumapili na jumamosi. Na ninapo anza wiki yangu nahakikisha kwamba kwa mfano ikifika jumamosi na pata kwamba jumamosi na weza kuandika kuhusu wiki yangu kwa utaratibu na tengeneza kama njia ambayo inaeza niezesha kwamba kunielekeza kwamba hii njia ambayo nitafanya kazi yangu kwa wiki ambayo inakuja. Alafu ninapopanga kazi yangu kwa utaratibu, inaeza kuniwezisha kwamba, wiki inapoanza sita kuwa na napatwa na ile wakati ambapo nahisi kwamba vitu vyangu havipo na utaratibu. Aya, wiki inapoanza, mi ni mtu ambaye nafanya kazi kutoka jumatatu, hadi jumaa, hadi ijumaa, nina bahati kwamba huwa sifanyi kazi, wikedi, inapofika wikendi, na hakikisha kwamba ni siku yangu ya kupumzika ama siku yangu ya kustarehe. Jumamosi ni siku ambao nitapata nitaenda nje Nitembee maeneo tofauti tofauti, nisalimia watu Alafu jumamosi ni siku yangu ya kupumzika na kupanga wiki ambayo inakuja.

Naeza anza kwa kusema kwamba jamii ni kitu mzuri katika maisha ya mtu yoyote hapa duniani. Na unapata kwamba munapo shiriki pamoja kama jamii huwa mnaenda mbali kabisa. Kwa sababu kuna msemo ambao unasema umoja ni ndugu na mkishikana mnezafanya mambu mingi. Kwangu mimi nina shiriki katika jambo mingi sana katika jamii yangu. Kwanza, mini mtu ambae nasaidia na katika kufanya usafi katika jami, panapo kuwa na uchafu mingi katika jami, huwa tunakutana kwa pamoja ilikuchunga mazingira yetu, inamanisha kwamba tunaeza kukota uchafu ili tuakikishe mazingira yetu ni safi. Pili, mimi huwa nafanya kazi ya kuongelesha wasichana wa dogo ambao wamefika katika ule umri wakumea. Na unapata kwa mara nyingi mi huwaimiza kwamba watibidi katika masomo yao kwa sababu masomo yao ndiyo itayo badilisha maisha yao. Tatu, mini mtu ambe nasaidiana katika kupanda miti katika jamii ilikuwezesha itulete mvua. Pakiwa na mvua inamanisha kwamba tutaweza kupanda mboga zetu na tuneza kulima ili tupate chakula. Alafu kwamba naezasema pia mini mtu ambaye ninajitia bidii kabisa ili niweze kusaidia watu wa jamii yangu.

Ningependa kuwa na uwezo gani? Kwangu mimi, mimi ni mtu ambaye ningetamani kuwa na uwezo wa kuwa na pesa nyingi sana. Nasisemi ati kwamba, nataka kuwa na pesa ili niweze kutumia pesa pesa vibaya. Ningetaka kuwa na pesa ili niweze kusaidia watu ambao hajiwezi katika dunia yetu. Kwa mara mingi, mimi ni mtu ambaye husikitishwa ninapoona watu wengi wakiteseka. Mimi ni mtu ambaye napenda kuwa na uwezo wa kusaidia watu wengi. Nasema hivi kwa sababu, katika jamii yetu ya Afrika, unapotazama. Utapata kwamba, kuna watu wengi ambao hawana pesa ya kuenda shule, hawana pesa ya kununua mavazi yao, hawana pesa ya kufanya tu vitu vingi vile. Ama unapata kwamba wasichana wengi wanapata kuozwa wakiwa na umri kidogo sana kwa sababu unapata kwamba hawa wasichana hawajaweza kuenda shule. Na huwa mimi inaniumiza kwa sababu unapata wangekuwa na uwezo kuenda shule wasome wangeweza kutengeneza maisha yao yawe vizuri. Nikiweza pata uwezo wa kuwa na pesa nyingi, naweza jengea watu wanafunzi wengi shule, naweza wanunulia wasichana wengi mavazi, pia naweza funza wasichana wengi na vijana wengi umuhimu wa masomo kwa sababu hiyo ni maisha yao.

Je ninapenda kupika na kwa uhakika mimi ni mtu ambaye napenda kupika. Napenda kupika chakula ya aina nyingi sana. Napenda kupika wali, napenda kupika ugali, napenda kupika chapati, napenda kupika sima, napenda kupika mihogo, viazi, chakula ya aina nyingi. Pia wakati ninapopata wakati na ninapesa naenda pale sokoni ama duka kuu nanunua viungo vya kutengeneza keki. Mimi ni mtu ambaye tangu mwaka ujao, ningependa kujifunza mambo ya kutengeneza keki na naona kwamba pia keki ni biashara nzuri kwa sababu unaweza kununua vitu na kuweza kutengeneza ili iweze kusaidia. Na ni njia pia ya kuanzisha biashara ambayo unataka. Lakini pia kwa wakati mwingine mimi ni mtu unapata kwamba sijazoea kupika keki ama kupika chakula kila wakati kwa sababu unaona kuna wakati ambapo unahisi kwamba mwili umechoka. Ama unahisi kwamba ukiingia jikoni hautapika vile unavyopenda wewe kibinafsi. Kwangu mimi nikiwa na hiyo sijakuwa na kazi nyingi naeza ingia jikoni na nipike chakula mzuri lakini kwa zile siku ambayo nahisi kwamba nimechoka napata kwamba sipiki vile.

Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda mziki. Mziki huwa inaliletea furaha mingi katika maisha yangu. Pia mziki ni sana ambayo unaweza piga wakati ambapo umetulia ama pia ukotu vizuri. Naweza sema kwamba chombo cha mziki ambayo najua kupiga naweza sema ni piano na gita. Na tangu niwe katika darasa la saba, nilipata kuweza kufunzwa na mwalimu wangu wa mziki kupiga mziki. Na napokuwa pekeangu katika nyumba ama napokuwa kwamba nimetulia tu na sina mambo mengi huwa mini mtu ambaye napenda kutunga nyimbo. Na naezatunga njimbo na niweze kutafuta jinsi ambavo nezatumia piano kuyongezea katika nyimbo yangu. Pia gitaa nezasema si chombo kigumo vile, bali ni hile inataka kwamba uwe na mda mwingi na uwe unafanya mazoezi kila mara hapa na pale ili uweze kukielewa. Na pia nazasema kwamba. Aina za kombo za mziki ni mchanga nyiko aina tofauti za mziki ili kunda sauti mpia kipeke lazima ue mbunifu kila wakati ili uweze kutengeneza mambo mapia kila wakati.

Swali ni najistawisha vipi wakati walikizo. Nawezaanza na kusema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda likizo sana kwa sababu likizo kwangu mimi ni wakati ambao unapata naweza kupumzika naweza pia kujumuika pamoja na familia yangu. Kwa sababu tangu niingie katika chuo kikuu nilihama katika nyumba ya mzazi wangu. Ilinibidi kwamba niishi mbali na wao ili ndio niweze ku kuweka pesa vizuri katika matumizi yangu ya kufika shule. Ikifika likizo ambapo tumefunga shule unapata napenda kufanya vitu vingi sana. Kwa kwanza inabidi juu kilikizo unawezapata ni mwezi mzima ama kama vile mwezi wa novemba ama disemba unapata muda ni mrefu. Inabidi kwamba nitengeneze ratiba iliiweze kunipeleka kwa muda mzuri ama aste aste. Nikipanga ratiba huwa inanisaidia kufanya mambo ili kuepuka vitu kama upotevu wa muda ama kuhakikisha kwamba ninafanya mambo vile ambavyo navipenda. Kwanza likizo inapoanza mimi napenda kwanza kwa kupumzika. Na kwangu mimi nahitaji kupumzika kwa sababu unapata wakati ambapo sio likizo huwa nafanya vitu vingi na unapata likizo ikianza huwa nataka kupumzisha akili yangu. Inamaanisha kama mfano nilikuwa naamka kama saa moja asubuhi napata kwamba kwa likizo naamka saa nne asubuhi. Pia napenda kufanya mambo ambayo napenda kama vile napenda michezo huwa nacheza na ndugu zangu. Napenda kusafiri, napenda pia kupiga muziki kama vile gitaa. Pia mini mtu ambaye napenda kufanya mazoezi sana. Napenda mazoezi ya kuruka kamba, mazoezi ya kukimbia, pia ya kucheza tu. Halafu pia napenda kufanya ujuzi wa sana kama vile kuchora, kama vile kushona nguo, ama pia kujifunza vitu vya kompyuta ambao sizijui. Lazima pia nitengeneze muda wa familia yangu na marafiki hii inanihakikishia kwamba situmii masaa pekee kwangu pekee yangu ila pia natumia masaa hizi kwa familia na marafiki zangu. Kama vile nahakikisha kwamba ninafursa ya kutumia wakati kukanao, tupige gumzo ama twende tutembee sehemu fulani. Kama pia inanitaji niweke pesa ama niweke bajeti ya pesa, inabidi kwamba nimekua, nimehifathi pesa ili ikifika wakati wa likizo, nikitaka kwenda kuona wanyama nina pesa ama nataka kwenda hoteli fulani nakuwa nikona pesa.

Swali ni je nimewahi kushiriki mashindano na naeza sema kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kushiriki mashindano. Na mashindano kwangu sio lengo tu kushinda medali lakini pia ile furaha ya kwamba nimewahi fanya jambo fulani na nikaitimiza na nikapata medali na pia nikafanya wazazi wangu wafurahi. Kushiriki mashindano naeza sema ni kuingia katika aina fulani ya ushindani ambapo unapata labda kuna timu tofauti na mnashindana katika inaezakuwa sanaa ya kuimba sanaa ya kutunga ushairi, sanaa ya michezo na kwangu mimi, mashindano ambayo nimeshiriki ni mawili sanaa ya wimbo ambapo tulipokuwa shule mingi na tulikutana ili tuweze tuone shule gani ambayo itashinda kuimba na nakumbuka shule yetu ilichukua nambari ya pili na tukapewa medali. Pia nimeshiriki katika sanaa, si sanaa yaani competition ya kuogelea. Tangu nizaliwe mimi ni mtu ambaye nimependa maji sana. Na nimependa kuogelea sana kwa sababu, maji huwa inanifanya nisikie niko na amani katika akili yangu, pia maji inanifanya niweze kutulia na kustarehe. Nilipoanza shule, mamangu alinieka katika mafunzo za watu ambao wanafunzwa kuogelea. Na tangu nianze shule hadi hivi nilivyokuwa mkubwa nimeshiriki katika mashindano ya kuogelea kama kumi na naeza kuambia katika mashindano kumi nimeshinda saba na nafurahi kwa sababu nimeweza kujitengenezia jina nzuri pia najua kwamba nina hio na uwezo wa kuogelea hata kama kuwepo na shida naweza kujiokoa kama niko katika maji.

Napendelea kusoma au kuandika. Kwangu mimi, mimi mtu ambaye kwa hakika napenda kusoma, pia napenda kuandika. Inalingana ni nini ambayo nafanyo wakati huo. Kwa wakati wangu huru, hua napata kwamba mi ni mtu ambaye napenda kusoma. Napenda kusoma kwa sababu mini mtu ambaye napenda kujua mengi. Napenda kuuliza hii kitu ilikuwaje ikakuwa hivi, mbona iko hivi. Ama naezapata wapi suluhisho kwangu mimi kusoma inanifanya niongeze maarifa mingi katika akili yangu. Pia napenda kuandika kwa sababu kuandika hua inaniongezea sanaa kuandika vitu kama mashairi. Mi ni mtu ambaye napenda kuandika mashairi. Napenda kuandika nyimbo. Na kuna wakati mwingine ambapo nilikuwa naandika na nauza na ikanipatia pesa. Lakini kwa zaidi mi ni mtu ambaye napenda kusoma kwa sababu hata kusoma hua inakuongeza maarifa mingi na ukiwa na marifa mingi unakuwa mtu mwerevu katika jamii. Neza igiza mtu yeyote jaribu kutafuta ni nini kitu ambacho unapenda kufanya na uifanye kwa uzuri. Na neza imiza watu kusoma kusoma ni mzuri kwa sababu masomo na maarifa hua haiweziisha. Jaribu kutafuta maarifa, jaribu kutafuta vitu mbavyo vitu kusaidia, usome kwa upana na urefu.

Swali ninapenda kuandika ama kuongea. Kwa hakika vile, mi ni mtu huwa najipata kwamba napenda kuandika na pia napenda kuongea. Siezi danganya na niseme kwamba napenda moja kushinda nyingine. Lakini, pia najipata kwa mara mingi mi ni mtu ambaye ninaongea. Na si ati napenda kupiga tu gumzo kiholela. Lakini, nimeitwa shule mingi, kuongelesha watu na kuwahimiza. Kama shule ni nilipokuwa shule ya upili nilipomaliza shule nilialikwa na mwalimu mkuu na akanimbia nije niwahimize wanafunzi wasome kwa bidii ili wajenge maisha yao yakuwe mzuri ama pia unapata napokuwa nyumbani mi ni mtu ambaye mara kwa mara huwa nawahimiza ndugu zangu wawe watu wazuri na pia watengeneze maisha yao ya usoni pia nikiwa na marafiki wangu unapata kwa mba nilipokuwa katika shule chuo kikuu kabla mtiani uanze unapata kwamba nilikuwa mtu ambaye ningekuwa katika kikundi nawafunza na napata kwa mara mingi mimi ni mtu ambaye naongea pia watu wanapenda nikiongea kwa sababu nawasaidia kwa maarifa lakini kuna punde ambapo napokuwa pekee yangu nafraia kuandika napenda kuandika hadithi napenda kuandika tamthilia napenda kuandika ushairi na hizi ni vitu ambavo vinanifuraisha tangu nikuwe mtoto kwa sababu naendelesha sanaa aina nyingi.

Swali ni kuwa niambie kukusu mziki unayopenda. Unaweza kushiriki na aina gani mziki unayopenda? Minapenda mziki ambao unamaneno ambao haina kutusi watu na pia ni ya mapenzi. Na mziki huu ni bongo na naeza kuambia ambao watu ambao umetunga huu mziki kama vili diamond, kama vili alikiba, kama vili omidimpose. Hao ni wanamziki wa bongo katika inchi la Tanzania pia katika inchi ya Kenya tunawatu kama vile Willi Paul tunawatu kama Bahati ao ni wanamziki wa Kenya naam je unakumbuka mwimbaji au bendi unayoipenda zaidi nimetaja mtu kama diamond diamond ni mtu ambaye diamond platinum katika ametoka katika inchi ya Tanzania ni mtu ambaye unapata alianza kutunga nyimbo tanguniwe katika shule yani ile shule ni kiwa mdogo na unapata kwamba mziki wake ni mzuri yani anaimba vizuri yani katika hiyo sana amebobea. Minimtu ambae naskiza mziki wakati wowote, naezaskiza mziki asubuhi nikiamka, nezaskiza mziki nikifanya kazi ya nyumba, nezaskiz mziki nikipika chakula, yani kiti yoyote mimi mtu ambae naskiza mziki. Unahisi jinsi gani mziki ukiskiliza wimbo wako unapenda, napo uskiliza nyimbo ambao naipenda hua ninafuraha nyingi moyoni unapata na densi na ruka ruka hua nafura mwingi sana moyoni kabisa kabisa.

Swali ni ninapenda kusoma vitabu vya aina gani. Mi ni mtu kwanza napenda vitabu ambavo vinaelezea historia fulani. Inaezakua inaelezea hadithi ya historia fulani ama inaelezea jinsi mbona vitu vipo vile vipo. Pia mi napenda kusoma vitabu vya kupika kwa sababu mi ni mtu ambaye napenda sana vitu vya jikoni. Kwa mfano, vitu mbovyo vinahusu kama kutengeneza keki, mi ni mtu ambapo napenda kazi kama hiyo. Alafu tena, mi ni mtu ambaye napenda kazi inayousiana na vitabu ambavyo unaona kwamba ni hadithi za historia. Kwa mfano, naposoma kitabu ya historia, jinsi waafrika walikuwa wanafanya kuuza na kununua vitu, walivokuwa na watu hawa na katika serikali, serikali ya Afrika kitambo ilikuwa vipi yaani, maelezo ya kihistoria ni vitu ambavo mi napenda kusima kwa sabu inaeza kukuambia hukukua wakati huo lakini unaeza kujua kwamba watu walikuwa wanaishi hivi, watu walikuwa na wanafanya kuuza na kununua vitu hivi, watu wao serikali walikuwa hawa na hawa na pia katika vitabu vya kupika kwangu inaniongezea maarifa mingi ili niweze kujua kupika zaidi na vile viungo ambavyo sizijui ama sina habari nazo naeza kuzitafuta na niende sokoni nizinunue.

Swali ni niambie kuhusu mahali ninapoishi. Naweza kushiriki ni aina gani ya nyumba namoishi. Me naishi katika jamii ambayo pana manyumba mingi. Na huwa tunalipa kodi ya nyumba. Mazingira ambayo unapata mimi naishi ni mazingira nzuri kwa sababu. Unapata kuna mtu ambaye anatuchunga. Hii inamaanisha kwamba huku hapana mambo kama wizi, hapana mambo kama vile watu kuibiwa vitu. Pia katika maeneo naishi unapata maduka ni nyingi kama unawezataka kuenda kununuwa maziwa, mkate, mchele, unga wa ugali, yani zote zipo. Halafu mahali ninapoishi napenda kwa sababu, napenda eneo langu kwa sababu, watu wanaishi kama jamii moja watu wana chungana kama jamii moja pia pana hospitali nyingi ambapo unapopata kama wewe ni mgonjwa unawezaenda katika hospitali, pana soko, pana shule yani vitu ambavyo binadamu anahitaji ili aweze kuishi unapata viko karibu na mimi. Nilihamia mahali huku mnamo mwaka elfu mbili na ishirini wakati kulikuwa na COVID na tangu hiyo siku sija toka huko ninahisi raha kwa sababu nilipata majirani wazuri nilipata watu ambao wanapendana na tunachungana kama jamii moja na usalama katika eneo hili ni usalama nzuri.

Swali je ninanunua vitu kwa kutumia simu? Kwa kusema kweli, mi si mtu ambaye nanunua vitu kwa kutumia simu. Naam, mara moja, lakini kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye unapata na fadhalisha kubeba pesa mkononi kwa sababu pesa. Sipendi kutembe na simu kila pahali kwa sababu naogopo kwamba naeza poteza simu, ama simu inaezanguka katika mkono yangu na ifanyike kitu. Lakini pia kuna wakati ambapo kwa kweli nimeweza kutumia simu kununua vitu na wakati huu unapata kwamba nilipo tumia simu inarahisisha maeneo kwasababu kuna pia wakati ambapo unaezabeba pesa na upoteze pesa lakini simu si rahisi kwa mtu yoyote kupoteza simu na nimefanya mambo mingi kama napoenda kwa duka kuu kununua vitu kama maziwa, mkate, chakula nimeweza kutumia simu kununua vitu ama pia napokuwa tu kwa nyumba yangu na unapata kwamba hiyo ni siku ambapo siitaji kutoka nje na kuenda kaatika duka. Naeza ingia katika simu, nitafute vifaa ambavyo na vitaka na ninunue katika simu na nilipe mtu ambaye ataniletea hizo vitu. Na unapata kwamba teknolojia imerahisisha maisha ya watu wengi kwa sababu. Watu siku hizi, ukikuwa na rununu yako, yani maisha inakuwa rahisi, unaweza kufanya kitu chochote ile ambao unataka kwa kupitia kutumia simu.

Swali ni napenda kucheza ama kutazama michezo. Kwa kusema kweli, inalingana kama nina nguvu kama ys kucheza, inalingana kama pia nina mda wa kucheza, juu pia kucheza inataka huwa umefanya, umejitayarisha kwa kukufanya mazoezi. Pia inalingana kama na jihisi vizuri kimwili kama mimi ni mgonjwa, amasi mgonjwa. Kwangu mimi sinashida napenda kucheza pia napenda kutazama lakini kwa zaidi mini mtu ambaye napenda kucheza kwa sababu kucheza huwa ina nifanya ni hisi nina nguvu yaani naezafanya kitu chochote nimecheza mchezo wa kadanda nimecheza mchezo wa netiboli nimecheza mcheza wa voliboli na pia mpira pale uwanjani na naeza kwambia kwamba huwa inafuraha nyingi ukiwa katika uwanja unacheza na mashabiki wako na kushebekia na wakati ambapo unapata kwa mba nilikuwa ninacheza, wazazi wangu walikuja ama marafiki zangu, ndugu zangu walikuja kunishabikia na ni wakati mzuri kwa sababu huwa wanakutia moyo ili uweze kushinda. Pia nakumbuka kuna wakati ambapo mimi singe weza kucheza lakini nilienda kutazama michezo za rafiki zangu. Unapata nili warafikizangu walikuwa nafanya wanacheza mchezo wa kadanda. Basi mimi hapo nilikimbia hadi uwanjani na nikaenda kuwa shabikia ili waweze yaani kushinda na unapata wanaposhinda huwa ni furaha kwako na kwao.

Ninasherekea mafanikio ya timu vipi. Nezasema kwamba mini mtu ambaye napenda kushabikia marafiki zangu. Pia napenda kushabikia mtu yoyote ambaye akokatika timu ambayo ninapatana nashabikia. Wakati timu inashinda, huwa kwa mara nyingi sisi ni watu ambaye tunafadhalisha labda kuenda tuule nje. Ama pia naezasema huwa ni sisi watu ambae tunapenda kukaapa moja, tuzungumze, tupikiwe chakula na pia tusherekee vivo hivyo.

Ndoto yangu kubwa naeza sema ni kwamba mini mtu ambaye na tamani sana kuwa mtu mkubwa katika nchi yetu ya Kenya. Pia mini mtu ambaye na tamani kwa mba naeza jinunulia gari ya Mercedes ama Range Rover. Pia naeza tamani kwa mtu ambaye nina fedha nyingi ili niweze kusaidia watu ambao hawajiwezi katika jamii. Na sema hivi kwa sababu pesa ni nzuri pia pesa ni mbaya inalingana ni jinsi gani wewe mwenyewe kibinafsi unatumia pesa hii. Unatumia pesa kuthulumu watu amu unatumia pesa kujisaidia na kusaidia watu ambao wame kusaidia katika maishani. Na ndoto yangu kubwa ni kuha kikisha kwamba watu katika familia yetu wa hawatateseka tena, mimi watoto wangu watapata elimu nzuri bora. Pia nitaeza kujenga nyumba yangu jinsi nilivo kuwa nikitaka niwe na nyumba yangu, yani niwe na viti nzuri, vitanda nzuri, yani kila kitu kwangu televisioni kubwa, yani vitu ambavo nimekua nikitamani tangu nikuwe mtoto. Na naeza sema kwamba kwa mtu yoyote neza mshauri kwamba tia bidii katika masomo yako, jihusishe na watu wamana katika jamii na hakuna ndoto ambayo ni kubwa na hakuna ndoto ambayo yaani ni kubwa yaani hauwezi timiza. Ndoto ya kila mtu ukitia bidii na uweke mambo yako kima kipa umbele utafaulu katika maisha.

Naeza anza kwa kusema, jee napenda chakula kitamu na mini mtu ambaye napenda chakula kitamu kwa sana. Nasema hivo kwa sababu, chakula yoyote kitamu ni chakula ambayo inezafurahisha mtu yoyote sana. Na mimi mwenyewe kibinafsi, nikieza kukaribisha kwangu, utajua kwamba, mimi ni huwa mtu ambaye napenda kupika chakula tamu. Na chakula tamu inafurahisha mtu yoyote. Chakula ambao si tamu kwamba ukiwa na njaa alafu uende pahali na usikie una njaa uwa unahasira nyingi kwa sababu unashagaa mbona mtu apike chakula kibaya. Mimi binafsi napenda kupika chakula kizuri kwa sababu najua chakula kizuri ni mwanzo wa ata urafiki na watu chakula kizuri inakufurahisha, chakula kizuri pia ata ukiikula hoteli oyote pale. Ama mtu yote anaye ukipata anakupikia chakula kizuri Hutawai msahau kwa sababu utakuwa ukikula chakula hicho pali popote utakuwa unamkumbuka na pia chakula ni sanaa. Inamanisha kwamba wewe na mkono yako ulitengeneza kitu kutoka mwanzo hadi mwisho na kikatokea vizuri. Mtu yeyote ambaye, na pia mini mtu ambaye pia sikuli pali popote kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni safi. Napenda kuona jinsi chakula inavyo tengenezwa. Ni kiona kwamba mtu hua hazingatii usafi inamanisha kwamba hapo ni pahali mimi sitakula lakini mtu ambaye unapata nyumba yake ni safi anapika chakula vizuri, unapata kabla apika chakula anaosha viungo vyake vyake viwe safi inamanisha kwamba huu mtu ambaye naeza rudi kwake nikule tena na tena.

Mchezo gani wa mchezo ninaupenda? Mchezo ambao naupenda ni mchezo wa voliboli. Na rafiki wangu wakaribu sana ambae nimelelewa na ye tangu tutoni, amekua akijifunza kucheza mchezo wa voliboli tangu hawe mtoto mdogo. Na hadi wa sasa ambapu tumifika miaka liya ishirini na unapata huwa anenda katika competitioni tofauti tofauti kwa kucheza mchezo wa voliboli. Na kwa mara nyingi unapata mimi kama rafiki mzuri, huwa naenda pale kwa kumtia moyo na kumshabikia. Kwa sababu naamini kwamba ni vizuri kushabikia na kuwa kwepu kwa wakati muhimu wa rafiki zako, familia yako na mtu yoyote ambako karibu na wewe. Naneza sema mchezo huu una nifuraisha kwa sababu nimeweza kuona rafiki yangu wa kicheza kutoka utotoni hadisa hisna kuna wakati unapata aliweza kushinda medali ya aina nyingi. Pia mchezo ambao unapenda mimi ni mchezo wakupiga densi ambapo unapata vikundi vingi vinaunyesha sanaa zao ya tofauti-tofauti jinsi walivo funishwa kudensi. Na ifpenda kusababu ni mchezo ambao unatumbuiza. Pia mchezo mwishu nazasema ni mchezo wakujificha na kutaftana. Yadi huo sa zingine tunasema mchezo wapaka na panya. Na penda huo mchezo kwa sababu, unafanya ni uhisi kama weni mtoto mdogo, taka ma ume kuwa mkubwa. Na kwa mara nyingi katika disturi Afrika, unapata huo mtua na pocheza huo mchezo kujifija na kutaftana. Alie shinda huwa, anapewa zawadi.

Swali ni ambie kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Unaweza kushiriki kumbu kumbu nzuri ya ulipo kuwa mtoto naam na kumbuka nilipo kuwa mtoto mchanga. Wazazi wangu walipenda kusherehekea sana. Hadi wa leo wanapenda kusherehekea sana siku yangu wa kuzaliwa. Mini mtu ambaye nilizaliwa mwezi wa saba. Na wazazi wangu walinifunza umuhimu wa kusherehekea mtu wakati ya siku yake. Na hadi wa leo nimejua kwa mba hata siku ambapo nitapata kuwa mzazi, nitahakikisha kwa mba natilia maanani siku ya mtoto wangu wakuzaliwa. Na kwa kweli napata mini mtu ambaye napenda mchezo na pia sherehe ya aina nyingi. Na kumbuka nilikuwa na wazazi wangu Pia kulikuwa na ndugu za wazazi wangu ambao walikuwa wana kuja na watoto wao ili waweze kunisherehekea Kwa umoja na upendo Alafu kitu ambao ni nakumbuka Nilikuwa na penda zaidi ni kwamba Palikuwa na zawadi ambavo Tulikuwa tunanunuliwa nao zawadi hizo ziliweza kutufuraisha Kwa sababu na kuambia hadi wa leo Nikikaa chini na nikumbuke wakati huo Nakumbuka vitu ambavo nililetewa ni navyo hadi wa leo kwa sababu ni mezitunza kwa sababu zina maana minge. Kilichofanya kumbukumu hii iwe maalum ni kwa sababu wazazi wangu ni watu ambao wamenionyesha upendo kwa sana na pia wamenifunza hata nikiwa mzazi ni siwaisa hau kusherehekea watoto wangu. Napo kumbuka hizo siku na hisi furaha moyoni na nashukuru wazazi wangu kwa sababu siati walikuwa na pesa nyingi lakini wazazi ambao walikuwa wanajaribu ili Tukuona ya kwamba watoto wao wamefurahi na hata kwa ile kidogo ambayo tulikuwa nayo tulikula kwa furaha na upendo.

Swali ninapenda kusoma gazeti au habari mtandaoni na kwa kweli wakati wakati wa sasa hivi imebadilika. Nasema hivo kwa sababu mi ni mtu ambaye nimependa sana kusoma gazeti nilipo kwa mtoto. Kwa sababu wakati huo runinga zilikuwa zile ndogo na unapata wazazi wangetoka kazini hao ndo wangekuwa na tazama runinga. Nilikuwa napenda gazeti kwa sababu gazeti ilikuwa na michezo ya aina tofauti, pia kulikuwa na sehemu ambapo ungeona vitu vya mtandaoni kama vile udaku ambao vitu vinaendelea katika nchi. Lakini saizi venye nimekua mkubwa, mungu alinibariki nikaweza kujinunulia televisheni yangu na saizi naezaona, naeza soma habari mtandaoni. Katika stesheni tofauti kama vile CNN, BNN, BBC, Citizen, KTN, hizi ni stesheni za Kenya, na naeza sema kwamba hizo stesheni, lakini BBC na CNN ni za dunia, na neza kuambia, uki nikitazama hizo ma habari, na naeza kuambia kwamba ni naeza kujifunza mengi. Siku hizi huwa situmii gazeti sana ila mi ni mtu ambaye naangalia katika televisheni na televisheni pia inaeza kufanya uneza sikiliza televisheni ukiosha vyombo, ukipika lakini kama ni kusoma gazeti na inamaanisha tu utasoma gazeti na utafanya kazi zingine.

Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Kwanza, nitaanza kwa kueleza kwamba mazingira nini. Mazingira ni mahali ambapo tunaishi, tunakaa, tunafanya kazi, na pia tunajumuika na wenzetu kila pahali ambapo tupo. Na mazingiri ya kazi ambayo kwangu mimi napendelea naeza kuambia ni mazingira ya kazi ambapo unapata mdosi wako ikifika mwisho wa mwezi anakulipa bila kusumbuana. Pia unapata kwamba mazingira ambayo ninapenda ni mazingira ambayo yale haya dhulumu mfanyikazi yoyote. Kwa mfano, kama tuseme umeandikwa katika kazi ya benki na kazi yako ni kuhesabu pesa, inamaanisha kwamba kila asubuhi unapoenda kazini, unafanya kitu ambayo uliandikwa ama unalipwa kufanya. Lakini utapata kuna kazi zingine ambayo unandikwa ufanya labda kuosha kuosha ofisi, lakini unaongezewa kazi zingine ambayo unapata huwa haulipwi kufanya hizo kazi zingine. Kwangu mimi napenda kazi ambayo haidhulumu mfanyikazi yoyote. Napenda kazi ambayo unapata unafanya kazi jinsi ulivyoambiwa ufanye. Kuliko ile ambayo unaandikwa alafu ukifika hapo unapata unaongezewa kazi ambayo haufai kufanya. Alafu pia napenda kazi ambayo watu wanaishi kwa umoja, hakuna kusingizia wengine maneno kuwaongelea vibaya na pia watu wanaheshimiana.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu na kumbuka mara ya kwanza nilijaribu chakula hii ilikuwa mwaka wa 1212 na ni chakula ambayo inaituwa pizza. Pizza ni chakula ya wa italiano, wazungu au waonge au kwa mfano. Na katika desturi ya Afrika unapata kwa mba chakula ambayo sisi tumezoeani kama vile mihogo, ugali, chapati, mahindi. Izo ndo chakula mbavyo sisi tumezoa kula wakati hiki kigeni ambapo nilijaribu chakula hiki ilikuwa si kuipenda kwa mara ya kwanza kwa sababu ilikuwa ina ina nini flani ambayo sija zoea kuisikia ni ladha flani ambayo sijazoea kuisikia lakini wakati ambapo ulizidi kuendelea nilipo endelea kujaribu kuikula niliendelea kuipenda kwa sababu kilikuwa kitamu na naweza kuambia huku Kenya pizza huwa pia si bei rahisi vile ni bei ghali sasa si kitu ambayo unapata kwamba unaweza inunua leo uinunue kesho uinunue kesho na kesho kutwa inabili kwamba usitumie pesa yako vibaya lakini pia tena siipendi kuikula kwa sana kwa sababu unapata mimi ni mtu ambaye napenda afya yangu moja pili unapata kwamba mimi ni mtu ambaye nafanya mazoezi mara kwa mara na kukula pizza kila wakati utapata itakuongezea itakuongezea kilo Lakini huwa naikula kama mara moja kwa mwezi.

Swali ni kwamba niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Kwa kweli, Mimi ni mtu ambaye ningependa kwenda katika nchi ya South Africa na nimekua nikitamani kwenda South Africa kwanza, niweze kutembea Johannesburg ama Cape Town. Na mimi ni mtu ambaye napenda ufukweni sana, halafu pia nasema nikiweza kuambiwa nichague kati ya ufukweni, milima au mjini nitachagua ufukweni kisha nichague milima halafu pia mjini. Nasema mjini ni ya mwisho kwa sababu, ukiangalia kwa kweli maisha ya mjini tu ni maisha ya kutafuta pesa kila wakati. Unapata kwamba watu katika mjini yaani huwa hawastarehe yaani kila siku asubuhi na mchana ni kutafuta pesa Mimi ninapenda ile maisha ambayo unapata unaweza tafuta pesa na pia upate kupumzika, yaani maisha si kutafuta pesa kila wakati halafu kwamba unasahau kuishi Kitu ambayo ningependa kufanya nikifika South Africa, ninaweza penda kwenda kuona milima za Cape Town Pia, nieze kupiga picha wakati ambao kuna theluji Halafu pia, nigependa pia kwenda kuona ufukweni wao niogelee kwa bahari, nipige picha nzuri nzuri ili niweze kukumbuka miaka zijazo ninaweza angalia nyuma niseme kwamba nilipokuwa na pesa nilienda kutembea huko mtu ambaye nigependa kusafiri nae ni mpenzi wangu Kwa sababu, mimi na yeye ama rafiki wangu wa karibu kwa sababu hawa wawili ni watu ambao tunapenda kutalii mahali pengi tunapokuwa na pesa. Halafu swali ya mwisho, ni unahitaji kupumzika au kutembea mengi kwangu mimi inalingana na wakati na pia nahisi vipi. Kama nimechoka sana kwa vile mimi ni mtu ambaye ningependa kustarehe. Lakini kama nimepumzika ya kutosha, ningependa kutembea. Ili niweze kuandika kumbukumbu zangu.

Swali ni Je, nimewai kufuga mnyama. Na naeza sema kuhakika, sijawai fuga mnyama, nimewai fuga mnyama. Yani, mnyama ni kwa umoja, wanyama ni kwa wingi, na mnyama ni kukatika ngeli ya awa. Na nimewai fuga mnyama kama vile kuku, nimewai fuga mnyama kama ngombe, nimewai fuga mnyama sungura, kondo na mbozi. Na naeza kuambia kuhakika, mnyama wakuanza ambaye nilifuga ilikuwa mnyama sungura. Na nakumuka mzazi wangu alininunulia mnyama huu, nilipokuwa mwaka na miaka tano. Na sungura imeweza kunisaidia katika kuleta fedha, nilikuwa nauza kwa watu ambao walikuwa na nunua na wanapika sungura. Na sungura ni mnyama mzuri sana na niwarembo pia. Nimefuga mnyama ambaye anaitwa ngombe, ngombe imenisadia katika biashara yangu ya kukama maziwa na kuuza maziwa, pia na kuuza nyama ili watu waweze kupata nyama ya ngombe kula, uneza kula nyama ya ngombe na ugali. Katika pia ni kuku, unapata kwamba nimefuga kuku kuku huyu, ni mefuga ulewa kutaga mayai na imekua na soko nzuri kwa sababu unapata ni kiuza na uza mayai kama mayai 30 na uza na 100 Tuseme ni kiuwa na kama mayai 108,000 yu ni pesa nyingi Pia nimeza kufuga mbuzi na kondo ambao pia nilikuwa na wafuga ili niwauze kama watu ambao walikuwa wanataka kula nyama. Na naeza kuambia kufuga nyama ni biashara mzuri, uneza fuga kwa ajili ya kuwa nao tu kwa nyumba ama yani katika shamba lako ama pia uneza wafuga kwa lengo la kujua kwamba unataka kuuza kama biyashara yako.

Swali ni kipindi gani cha televisheni ninacho kipenda. Na naeza kwambia mini mtu ambaye kwanza napenda kutazama runinga sana kwa sana. Kwanza wakati ambapo tuseme nimetoka kazini na unapata kwamba nimechoka na nahitaji tu kujiburudisha. Hua kwanza napofika kwa nyumba, ninaoga na tayarisha chakula changu cha jioni halafu na kuja natazama kipindi cha inaitwa maria. Maria ni kipindi ambayo inakuja katika stesheni ya citizen hapa Kenya saa moja unusu hadi saa mbili na ni kipindi ambacho unapata hua inatumbuiza sana kwa sababu inaeza kuelezea maisha ya huyu msichana aliyekuwa mjini na alivyoteseka hadi alipo Tia bidii akapata mtu anayempenda na saizi ana kazi nzuri. Kipindi ingine ambayo huwa hupata inanifurahisha ni kipindi inaitwa madada yani sisters iliyo andikwa na Taylapiri yani ni kipindi ambayo unapata ukitazama yani inakufunza mengi katika jamii yako ya mbao unaishi yani inahadithia madada wanne ambao wali wanatafuta kazi na kila mtu anafanya bidi ili maisha yake iwe nzuri na pia wanatafuta watu ambao watawapenda na unapata kwamba si kila mtu ambao wanawapata ni watu wazuri lakini pia unapata hii kipindi inafunzo.

Nyambie kuhusu shuguli zangu za siku za mvua. Wakati unapata pana mvua, mini kwanza mini mtu ambaye napenda msimu mvua. Napenda msimu huu kwa sababu nimsimu ambao unapata naweza kutulia ndani ya nyumba, naweza kujiburudisha, nezangatazama runinga, naweza kufanya mambu mingi. Na vitu ambavu naenza kufanya wakati huu, nikiwa kwa nyumba, mini mtu ambaye inapenda kutengeneza keki, inapenda kutengeneza chai nzuri, inenze kukunyo kwa sababu kuna baridi, na nikukunyo chai moto, yani inanisaidia baridi siningi katika mwili. Alafu pia, naenapenda hiyo msimu kwa sababu hua, kuna utulivu mwingi, na akiliangu huu unapata inaweza kutulia. Je unakumuka siku ya mvua uliofurahi zaidi nakumbuka mwezi wa disemba palikuwa kunanyesha sana na nilifurahi kusababu unapati ilikuwa wakati ambapo tulikuwa tumenda likizo katika kazi na hiyo ni wakati ambapo unapati tulikuwa tukuwa nyumba tumestarehe tumetulia na wakati huo hapa kuwa na maneno mingi ila tukutulia na kupumzika na nizasema ilikuwa siku nzuri kwa sababu Sikuwa naitaji kuenda enje, ila nilkuwa naitaji tukukaa andani, nilikuwa na chakula, na kilakitu kituwa mbacho nilitaji kwa nyomba. Kuna wakati ya ambapo ninakumka nilikuwa nafaa kukutana rafiki wangu, na tulikuwa tumepange ndo siku ya kuenda enje, kuenda tukule kwa hoteli flani. Lakini pakaanza kunyesha sana. Ilibidi kwamba tuwairishe hiyo siku ya kutana tuipeleke katika siku ingine kwa sababu yu ni siku ambayo sisi ya hatungeweza kutoka. Ninapo usikia sauti ya mvua kwa sana sana usiku napokuwa katika kitanda upate nimetoka kuwoga lafu ndo nimeingea kitandani ni lale alafu inanza kunyesha Uwa nakuwa najawa na furaha tele kwa sababu nahisi kwa mba nitalala vizuri na amani kukiwa kunanyesha.

Swali ni kwamba nina mahosi mahusiano gani na wazee wangu? Naeza kwamba kwanza mi ni mtu ambaye nina heshimu wazee katika jamii yangu. Kwa sababu tunafunzwa katika desturi yetu ni muhimu kueshimu wakubwa wako kwa sababu utapata baraka. Na si eti baraka pike yake lakini hawa ni watu ambao wamekula chumvii nyingi kukushinda wewe. Mini mtu ambaye hata kama mtu si babu yangu ama nyanyangu, tukikutana katika njia ama nikienda kuwasalimia, huwa nina heshima kwa sababu hao ni watu ambao wataki watakupa baraka katika misha yako. Pia nina ninaeza shauru mtu yoyote, si vyema kutoheshimu mkubwa wako kwa sababu hautapata baraka. Ni vizuri kwamba ueshimu, ni vizuri kwamba usikize jinsi wanavo kuambia, ni vizuri pia uweze kuvuitisha msaada kwat kwao kwa sababu wana ujuzi mwingi katika maisha. Na najua kwamba wazee wetu ni watu ambao wako tayari kutusaidia na kutushika mkono kwa jambo lolote ambalo tunahitaji hii inamaanisha kwamba tuneza wategemea na waneza tusaidia ili tukiwaeka karibu na sisi. Alafu pia watu wajue kwamba usipo heshimu hawa wazee hautapata baraka katika maisha yako kwamba ni vyema uwapende na uwasaidie na uweshimu.

Swali ni kwamba ni nini kinachokufanya ucheke. Mime vitu ambavyo vinawezafanya ni cheke kwa haswa ni vitu vingi sana. Kuna wakati ambapo ninaeza kaa na familia yangu halafu unapata wazazi wetu, wanatuhadithi hadithi ambazo ni za kale ambapo unapata wanatuambia vituko ambavyo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto. Pia, mimi ni mtu ambaye anapenda kuangalia vipindi vya kuchekesha. Unapata kwamba wanatuelezea hadithi fulani ambayo inachekesha Pia unapata kuna vitu ambavyo mahistoria ambapo ukisikia vitu ambavyo Maybe madada zetu ama wazazi wetu walifanya wakiwa wtoto wakati mababu zetu na nyanya zetu wanatuelezea ni vitu ambavyo vina chekesha Yani mimi ni mtu ambaye kufurahi ni rahisi kwangu kwa haraka Yani mimi si mtu ambaye ni na hasira nyingi na naafurahishwa na vitu yani aina nyingi.

Kwa hakika, mimi mtu ambaye napenda mvua haswa sana na sana. Nasema hivo kwa sababu mvua ni baraka. Mvua pia kwangu mimi ni msimu ambao naupenda kwa sababu mimi mi si mtu ambaye napenda msimu wa jua. Jua inapokuwa kali sana kwanza huwa inanifanya kichwa kinaniuma. Pili jua inapokuwa kali sana unapata kwamba siwezi yaani kushughulika kwa kufanya vitu vingi unapata kwamba nakuwa mzembe. Kwangu mimi msimu wa mvua unapata ni msimu ambao unapata yaani naweza fanya naweza jihusisha na kazi nyingi. Pia manufaa ya mvua ni kwamba wakulima wanaweza panda. Chakula ambayo walipanda unapata kwamba wakati huu unamea kwa waraka. Na kwetu unapata kwamba sisi ni wakulima, tunapanda mimea kama vile mboga, tunapanda vile kama mahindi, tunapanda tunapanda managu, na wakati inapo Mvua inapoisha unapata yakikuwa, tunaweza kuyauza, tukule na pia tuyauze, Tukiyauza, tunapata pesa kama vile vya kufanyia vitu vingi kama kulipa karo ya shule, kulipa stima, kulipa nyumba, kulipa maji. Ili tuweze kuishi maisha nzuri.Pia unapata mvua ikinyesha kwa wingi pana maji, tunapata maji ya kufanya usafi maji ya kumwaga kwa shamba na vitu vingi yaani mvua huleta manufaa mingi katika jamii.

Kwa kweli, mini mtu ambae napenda kupanda milima kwa sababu milima ni ukitazama vizuri, yana urembo nzuri kwa sana. Pia, jambo lingine kwa kwambo na minapenda kupanda milima ni kwa sababu. Unapata kwamba milima. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi. Haswa kwamba, kana kwamba, tuseme we ni mtu ambae unataka kukata kilo nyingi katika mwili kwa sababu unamafta mengi. Mlima ni njia nzuri ya kupoteza hiyo kilo. Unapata ukipanda milima, yani inakusedia kujenga nguvu gako mwilini. Na naeza himeza mtu yoyote, kama unatika kwanza kupanda milima, anza kwanza kupanda milima, anza kwanza kufanya mazoezi. Ruka kamba, anza kukimbia Ndipo unapoanza kupanda milima Unapata hauchoki ya raka na unapata kwamba unaweza kupanda milima na unanza na milima ndogo Kisha ukiendeli ya kupanda milima kubwa. Ukipanga pia safari ya kupanda milima hakikisha kwamba una viatu ambavo Havi kufinyi. Na yani unasikia kwamba mguu yako ime starai vizuri ukitembea. Pia beba maji ukienda na pia vakofia Kwanza wakati ambapo unapata kwanza ukipanda mlima panajua mingi na tuseme kama unapanda mlima kama ni msimu wa baridi. Va nguo ambavyo ni mzito ili ukipanda mlima unapata baridi haiku ingi kwa kifua.

Ni nini kinachokupa motisha kazini kwa kweli na staki kudanganya naweza sema kwamba. Mtu anapo tafuta kazi. Maana mtu anatafuta kazi kwanza ni kupata pesa. Na unatafuta kazi kupata pesa ili uwezi kukumu mahitaji ama majukumu yako inaweza kuwa. Tuseme labda wewe ni mzazi. Na kama wewe ni mzazi, watoto wako wanahitaji kuenda shule, unahitaji kuenda kulipa nyumba, kulipa maji, kulipa yani unamajukumu mengi. Na hata kama tuseme wewe si mzazi, unatafuta pesa kwa sababu, unataka pesa hii kusaidia katika mahitaji yako ya kila siku kama kununuabchakula, kama naulia kwenda na yo kazi. Na na mimi naweza kuambia kwa kweli, kitu ambayo inanipa motisha kwa kweli vile napokuwa kazini, ni kwamba nitapata pesa. Na mii ni mtu ambayo kwanza, ninamalengo yangu katika maisha, nataka miaka kumi zijazo nita kuwa ni mefaulu. Na kwa kupitia kwa kazi, naweza kupata mshahara ambayo, itafanya maisha yangu yawe mazuri. Pili, kitu ambayo ina nipa motisha kazini ni kwamba nataka niwe mtu bora. Nataka nipandishwe cheo yangu ili niweze kuwa na jua nikipandishwa cheo mshara yangu inongezeka. Na pia wakati mwaka inaisha nataka kutambu yani nipewe iyo kitambulisho kwamba mii ndo nilikuwa mfanyi kazi bora wa hiyo mwaka.

Swali ni nafanya nini wakati umeme unapokatika kwanza? Wakati umeme unapokatika kwanza inakuwanga wakati mbaya kwa sababu mi ni mtu ambaye nafanya kazi ya digitali na inanihitaji nitumie kompyuta yangu na wifi na simu. Wakati umeme inapokatika inamaanisha kwamba kazi yangu imesimama. Pili lakini pia inapokatika huwa kuna mambo mengi ambayo inaweza fanya kwanza mi ni mtu ambaye naweza naweza ishi bila stima lakini si kwa siku ama kwa masaa chache lakini si siku nzima naweza amua labda kama tuseme niko kwa nyumba na nguo zangu ni chafu nahakikisha kwamba naosha nguo nazikamua nazianika pia naweza shiriki katika jambo la kupanguza nyumba yangu naiosha napiga deki kuhakikisha nyumba ni safi kisha naweza tayarisha chakula nipike kama tuseme ni chakula cha usiku ama chakula cha mchana, ili niweze kukula chakula changu. Tatu, ama ni nne naweza kuambia wakati ambapo umeme unatoka, napotea, napokatika, naweza ingia nioge halafu kisha nitoke nje niote jua n kistarehe. Kama ni jioni, naweza kuambia kwa hakika, utapata kwamba nitaingia kwa kitanda mapema, niweze kupumzika mapema, ili ndo siku inayofuata, naweza amka mapema, ndo nianze siku zangu, siku iliofuata vizuri na nifanye mazoezi.

Swali ni je napenda kupiga picha. Kwa hakika, mimi kwanza ni mtu ambaye napenda picha sana. Napenda kupiga picha wakati wowote. Hata kama ni cha kitu vidogo vile ambavo mtu anaeza ona kwamba haina haja kuipiga picha. Mi ni mtu ambaye napenda kupiga picha. Na napenda kupiga picha kwa sababu picha huwa inaelezea historia fulani na hadithi fulani. Kwa mfano, nina picha ambavo, nilipokuwa mtoto mdogo, nilipigwa. Nikiwa mkubwa saizi, ninapotazama picha kama hizo, zanielezea historia fulani na hadithi fulani ambavyo, naeza ambia watoto wangu kwamba nilipokuwa miaka kumi, nilienda hapa na hapa na ndo izi picha. Pia mi ni mtu ambaye napenda kupiga picha vitu kama tuseme manthari kama vile milima, ziwa, bahari, chakula nzuri na pia napenda kupiga na watu picha pia napenda kupiga marafiki zangu picha napenda kupiga picha yaani vitu vingi vile kwa uhakika na naeza kuambia ni vizuri pia we mwenyewe kupiga picha ndo ile ukiwa ata mzee ukiwa nyanya ukiwa babu unaeza angalia nyuma na useme kwamba niliishi maisha nzuri nilitembea pahali pengi na pia ata ukifa wajukuu wako wanaeza baki na historia yako na waeleze, waendelee kueleza vitukuu na wajukuu.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa vipi? Naeza anza na kusema kwanza, mi ni mtu ambaye napenda kusherekea siku ya kuzaliwa kwa sababu hii ni siku ambayo inakuja mara moja kila mwaka. Na naeza sema kwamba, natumai kwamba mwaka huu, mwaka unaokuja naweza sherekea, naeza sherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia yangu. Na watu ambao kama marafiki zangu wa karibu. Pia naeza sema kwamba na nitasherekea mwaka wangu kama natumai naeza kuwa na pesa ambao naeza kujinunulia gari ama kitu kikubwa ambao nimekuwa nikitaka. Na naeza himiza mtu yeyote kwamba ni vizuri kujisherekea na kujipongeza kwa sababu si kila siku ni siku yako ya kuzaliwa. Na pia jinunulie kitu ambao unapata kwamba we mwenyewe unataka. Kitu yoyote ambayo unataka kufanya jifanyie kwa sababu huwa unatia bidii ili uweze kuwa mtu bora katika maishani.

Ninini kinachonifanya ni furahi sana? Ninaezanza na kusema kwamba mini mtu ambaye kwanza napenda furaha, napenda kukaa karibu na watu ambao wana furaha, na pia napenda kujihusisha na vitu ambavo vita niletea mimi furaha kibinafsi. Kwa sababu, wahenga walisema raha jipe mwenyewe. Usingoje kupewa raha na watu wengine ila we mwenyewe jipe hiyo raha kibinafsi. Na kwa uhakika naeza kuambia, mini mtu ambaye napenda vitu ambavyo vitanipea rahani kama kusafiri. Ninapo safiri katika maeneo tofauti, huwa ninafurahi sana. Tuseme nikieza amua, niende pahali ambapo sijaenda, kuangalia mandhari mpya, kufanya vitu mapya, huwa ni vitu ambavo vina nifurahisha mimi. Pili, mini mtu ambaye napenda sana kujihusisha na mambo kama vile michezo tofauti, michezo ni vitu ambavo vinafanya nifurahi kwa sababu naeza kucheza voliboli, netiboli na watu kushabikia pamoja na mashabiki inaleta furaha. Vitu vingine ambavo vina nifuraia ni napofanya vizuri katika biashara yangu na kutengeneza pesa nyingi vile hua ninafurahi kwa sana. Alafu tena pia neza kuambia kwamba mimi ni mtu ambaye unapata kwamba vitu ambavo vina nifurahisha katika maisha ni vitu vidogo kama vile tu ku kaapa moja na familia kupiga gumzo, kusherekea vitu vidogo vidogo pamoja na marafiki zako unapata kama rafiki yako amepata kazi mpya ili kukutana kumshabikia na kumfurahia, kumpongeza vitu kama hivo maisha ni ndo vitu ambavyo vina letafuraha.

Je, ninahifadhi kitu cha thamani? Naam, kwa hakika ninahifadhi kitu cha thamani. Na kitu ambacho cha thamani nahifadhi, nakumuka nilipokuwa, nina vitu vingine zaezataja kama tatu. Kitu cha thamani na hifadhi nakumbuka kwanza kuna barua mama yangu mzazi aliniandikia nilipokuwa mtoto mchanga. Na kumbuka nilikuwa katika darasala sita na alikuwa amesafiri na nilikuwa mbali nae. Na nakumuka alipotuma barua hii ni barua mbayo inaniguza roho kwa sababu aliniandikia aliniandikia barua kuniuliza kama nendelea vizuri na kama nikosawa na kunikumbusha kwamba kama mzazi ananipenda kwa sana. Na kumuka wakati huu ulikua wakati mgumu sana katika maishetu kwa sababu nilikuwa nimeka mbali na mzazi wa mama yangu mzazi. Lakini kusoma ile barua ikanikumusha kwamba ata kama yuko mbali na mimi ananikumbuka kwa kila kitu ambacho anafanya na ananipenda. Kitu ingine ambeo na neifadhi na nichathamani kwa sana naeza kuambia kwa kweli. Ni linunuliwa manukato nzuri na mpenzi wangu Alipoenda alikuwa amesafiri katika nchia Dubai na ni mtu ambaye alikuwa anajua kwamba napenda arufu ya manukato ya kiarabu Kwa sababu napenda mimi napenda hizo harufu kwa sababu huwa ni nzuri na zinanukia vizuri alipo rudi, sikuwa nimemtuma lakini alipo rudi Alika na akanifikiri akasema kua achani mpelekehii kwa sababu itamfurahisha na hicho ni kitu chathamani sana Tatu ni masomo ambayo mzazi babangu mzazi amenipa na neza kuambia hadi waleo kama si wazazi wangu Singe kuwa pahali nipo kwa saizi wamefanya mengi, wamejitahidi, wakanisomesha, nikaenda adi chuokikuu na masomo ambayo ni nayo elimo ni nayo hadi waleo na wapashukani wao.

Somo gani la science unalipenda? Naeza kuambia kwa kweli, mimi ni mtu ambaye nilipenda biolojia na chemestria. Na sana sana biolojia kwa sababu, unapata kwamba biolojia ni mambo ambayo huwa tunapitia kama binadamu kwa kila siku. Kwa sababu unapata unaweza funzwa wa jinsi roho inafanya, jinsi roho inateremusha damu na kupandisha, kupitisha hewa na kutoa, jinsi umbo la mwana mke ipo umbo la mwana ume ipo Yani ukiangalia bayolojia ni somo la kupendiza kwa sababu Inakuelezea jinsi vitu ambavyo wewe mwenyewe unavijua na vinafanyika katika mwili yako ama katika jamii ambapo unaishi na ni somo ambayo katika nilipomaliza shule ya upili Nilipita kwa sana kwa sababu nilipata alama A na hii ni alama nzuri kwa sababu unapata unawezafanya kitu kuhusiana na daktari.

Swali ni kwamba ni kwambie hadithi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa. Mimi ni mtu ambaye nilizaliwa Kenya kwanza katika mjiwa Nairobi. Na nilizaliwa huku nikaishi Nairobi na nikanza pia kusoma shule Nairobi. Unaweza kushiriki vitu vya kuvutia huku. Naeza kwambia Nairobi ni mji mkubwa sana, ni mji wa Kenya, pahali mbapo Rais anaishi, pili naeza kuambia Nairobi ni inchi pekee yake katika dunia mzima ambayo ina pahali wanyamapori wanakaa kati ka ti ya mji. Pia naeza kuambia mji wa Nairobi ni pahali unapata watu wengi katika maeneo mbali mbali wanakuja kufanya kazi na kutafuta pesa. Mambo mazuri katika utotoni na kumbuka kulikuwa na pahali ambapo nilikuwa na pelekwa ni kwa mtoto, mahali ambapo unapata naenda na cheza, mchezo mwingi na mzazi wangu. Kitu ambayo inafanya mji uwe maalum ni kwa sababu huwa imejengwa vizuri, barabara ni nzuri, mashule ni nzuri, pia yani kuna maendeleo mingi sana katika mji wa Nairobi. Swali ya mwisho ni unahitaji kurudi pale wakati gani Aa siitaji kurudi pali kwa sababu hapo ndipo nipo wakati huu tunapozungumza Mi ni mtu ambaye nimezaliwa hapa Nairobi nimesomea Nairobi na nimekaa Nairobi na naeza kwambia nipahali pazuri Pia ata ukiangalia nyumba za Nairobi huwa zimejengwa kwa uzur mwingi.

Ninaanda ripoti za kazi vipi, naweza kuambia kwa kweli. Kuandaa ripoti ni kitu muhimu unafaa kufunzwa ama mwanafunzi yote anafaa kufunzwa. Ninapoandaa ripoti nahakikisha kwamba. Nina mpangilio ripoti wangu ambayo nimefanya research yangu na nikajua kwamba nahitaji nini na nafaa kufanya nini. Pili nafaa kuandika kichwa cha reporti hiyo. Kwa mfano, kuna ripoti za aina nyingi, kuna ripoti za kazi, kuna ripoti za shule, kuna ripoti za biashara, unafaa kujua kwamba unaandika ripoti gani. Pia, unafaa kuwa na mwanzo wa jinsi unavyoandika ripoti. Katika ripoti yako, ni nini ambayo unajaribu kuwasilisha, yaani unaongelea nini. Pia, unafaa kuwa na mwisho wa hiyo ripoti. Unapomalizia mwisho yako, unafaa kuelezea kwamba nini ambayo unawasihi watu wafanye ama nini ambayo inezafanywa baadae. Pia unapo kabla upeane ripoti yako, hakikisha kwamba umepitia ripoti yako vizuri, hakuna makosa, kila kitu imeandikwa vizuri. Na pia, pahali pengi pa kujifunza ripoti kama haujui, kwanza hivyo ndivo njia mimi natumia kuandika ripoti. Kama hujui kuandika ripoti angalia katika mtandao, tafuta na utapata kwamba utajua.

Swali ni kwamba ninapata habari wapi?. Naezaanza kwa kusema, tunaishi katika wakati ambapo kupata habari ni kitu rahisi sana. Unaeza pata habari kupitia majirani wako. Unaeza kua tu umetulia kwako ukitoka njee unasikia majirani wakizungumzia jambo fulani. Alafu uneza uliza kwamba, aa nimesikia mkinongonezana kuhusu hii na hii. Unaeza nielezea, unapata kwamba majirani wako, wanaeza kupea habari. Pili, unaeza pata habari katika mtandaoni. Katika mtandaoni kuna mitandao mingi ambao teknolojia imekuja. Kuna WhatsApp, kuna Instagram, kuna TikTok, kuna pale X. Yani katika mtandao pana pana pale kwa YouTube. Yani unapata pia wanahabari wanatoa habari nyingi. Yani mitandao imefanya mambo yawerahisi Unaeza kuwa Kenya na unataka kujua nini inafanyika pali Amerika. Ukingia katika mtandao kweli unaeza pata kwamba unapata habari hiyo. Alafu pia katika stesheni za habari kama vile citizen hapa Kenya, KTN, NTV, unapata wale wanahabari wanaeza kusimulia mambo ama matukio ambayo yanafanyika katika inchi na pia njee ya inchi. Na ni vizuri pia kufuatili habari kwa sababu inakufanya ujue ni nini inaendelea katika nchi yako ni mambo gani kwamba ya saizi ya na ya na mvumo na unaeza changia vipi ili kuelezea kama kibinafsi.

Swali ninapenda kuwasiliana vipi na watu nanaweza kuambia kwa uhakika mimi huwasiliana na watu kwa njia tofauti sana. Kwa mfano, ninamarafiki wa aina mingi, pia watu wa familia yangu ni wa aina nyingi. Kwa sababu, unapata, utapata kwamba kuna watu ambao wanapenda kuwasiliana kwa mfumo kama vile kuongea kwa simu. Watu kama hao unapata labda wanapenda kupigiwa simu, wakipigiwa simu unapiga gumzo nao na mnaweza kwasilia na kuna watu ambao wanapenda kuandikiwa meseji na hawapendi simu na watu kama ukijua hawapendi simu inabidi ujue ukitika kwasilia nao uwaandikie meseji. Tatu, unawezasema pia kuna njia kama ya kuandikia mtu barua katika barua pepe. Lakini kwangu mimi nawezasema kwa kweli, jinsi mimi napenda navyopenda kuwasiliana mimi napenda kupiga simu kwa sababu simu hua inarahisisha mawasiliano sana. Na utapata kwamba, utapigia mtu simu, muongee hapo na hapo na mmalizane. Lakini ukiangalia njia kuandikia mtu meseji, unawezandikia mtu meseji, yeye badaya akuje aione labda jioni na labda unapata wewe ulikuwa unataka jibu wakati huo na huo na hapo. Naona kwangu mimi kupiga simu huwa inarahisisha vitu kwa haraka vile ili umalizane kuongea na mtu hapo kwa hapo akupe jibu na uendelee na kazi zako zingine.

Je nimewahi kutembelea ziwa au mto? Naam nimewahi kutembelea ziwa nakumbuka nilitembea nilitembelea ziwa Victoria na ni ziwa kubwa kwa sababu iko katika nchi ya Zimbabwe. Naweza kuambia kwamba tulipokuwa katika kidato cha pili, tuliweza kulipa pesa ili shule iweze kutupeleka twende kutembea huko. Ilikuwa safari nzuri kwa sababu tuliweza kusoma mengi, tuliweza kujua mengi na pia ilikuwa safari ambayo hatuwezi kusahao maishani mwetu ni hadithi ambayo tutaweza kusimulia watoto wa watoto wetu. Na naweza kuambia ziwa huwa inaleta pesa katika nchi. Wakati watalii wanakuja kutoka maeneo mbali mbali kuja kuona mandhari yenyu huwa wanalipa pesa. Na pesa hiyo inatumika katika kujenga nchi yenyu. Na pia, nchi yenyu ikikuwa na watalii wengi, unapata huwa inakuwa na sifa nzuri. Na naweza, elezea na naweza wahimiza watu, tembeeni, mkitembea mengi, mnaona mengi na mnajua mengi. Na kwa kujua mengi, unapata akili yako, inaweza kufunguka.

Kwa kusema kweli, nikiulizwa kama ningependelea shati au tishati kwa hakika vile naeza kuambia mi ni mtu ambaye napenda shati. Lakini pia kwa wakati mwingine, unapata kwamba mi ni mtu ambaye pia naeza vaa ti shati. Na napendelea shati kwa sababu unapata shati, unaeza ivalia nguo yoyote, unaeza ivalia rinda, unaeza valia kaptura. Yani kitu yoyote ambao ungependa kuvalia, ungevalia. Na pia unapata si bei ghali napoenda katika soko letu hapa mjini naeza pata kuna saa zingine naeza nunua shati katika bei ya mia mbili saa zingine mia ine saa zingine mia tano na zingine pia ni bei ghali unapata adi ina fika adi elfu moja. Lakini naeza kuambia kwangu mimi nikivaa shati uwa naka vizuri. Na shati ya rangi ya nyeupe rangi nyeusi rangi nyekundu na rangi ya kijani na nakuambia hizi shati ninapovaa huwa nakaa vizuri na kupendeza.

Naez anza kwa kusema ni natumia komputa kwanini zaidi. Nezasema kwanza minashukuru teknolojia kwa sababu teknolojia imeweza kutufunza mambo mingi sana. Imetufunza mambo ambayo ya natufaidi sisi kibinafsi katika maisha yetu ya kila siku. Neaza anza nakusema kwamba, mimi kompita yangu natumia kujifunza vitu vingi, natumia kujifunza mambo ambavo sijawai visoma, na tumia pia kompyuta yangu kwa kuandika Napuojifunza kuandika na jifunza ujuzi wa kuandika haraka Pili, na tumia kompyuta yangu kwa kufanya kazi Mimi huwa si mtu ambaye ni mendika Mimi mtu ambaye ni mejandika na kwa kupitia kujiandika unapata kwamba na weza kufanya kazi kwa utaratibu na pia kuharaka Kwa hivi nasema kwamba Nikiwa katika nyumbani kwangu kompyuta yangu ni kama ofisi yangu na kama ni kama ofisi yangu ninjia ambayo unaitumia kwa kufanya kazi na kutengeneza pesa. Pia katika kompyuta yangu unapata huwa na ingia katika mikutano za aina nyingi. Iniza kuwa mkutano ya kazi, iniza kuwa mkutano ya kifamilia, amba kuhu tunatengeneza jinsi ya kukutana pali mtandaoni alafu tunaweza kushika na kufanya mkutano. Na kompyuta mimi imenifaidisi na kwa sababu imefanya nmefanya iwe rahisi na kazi yangu iwe rahisi.

Chakula gani ninachopenda zaidi? Naeza kuambia kwahakika mi ni mtu ambaye napenda chapati, mi ni mtu ambaye napenda maharagwe, mini mtu ambaye napenda mboga, na pia mi ni mtu ambaye napenda kuku, na pia ugali. Hizi ni chakula ambacho mimi mwenyewe, siezi ishi bila, hata niende wapi, lazima nizitafute. Chakula ambayo mamangu kwanza na kumbuka wazi ambayo nipende sana ni kuamba chapati na maharagwe. Nilipo kuwa mtoto alikuwa napenda kupika hii chakula sana, hadi nikaipenda sana. Hadi waleo nikiezaenda hoteli yoyote, unasikia kitu ambacho nitaagiza nasema niletee chapati na maharagwe. Na kinywaji mbeo unapenda kumalizia chakula yangu yote ni maziwa. Pia mi ni mtu ambaye napenda ugali. Ugali ni chakula rahisi kwa kuipika, haitaji masaa nyingi, ukiezangia pale jikoni unapata kwamba unamaliza kupika hata na dakika nusu saa. Napenda kula ugali na nyama ugali na mboga kwa sababu mi napenda mboga kwa sababu unapata mboga kwanza inalainisha ngozi yako, mboga inaongeza damu katika mwili wako na pia mboga ni mzuri kwa sababu inafanya ukae ngozi yako ni kama haija parara. Na pia naezamalizia kwa kusema mi ni mtu ambaye napenda kuku kuku naipenda sana hiyo ndo nyama ambayo mi naezaikula kutoka januari hadi januari. Napenda kuku wa kuchoma, kuku wa kukaranga, kuku pia ule ambao umeekwa katika moto tu nakuchomwa. Na naeza sema kwamba kuku mimi kuku naezaikula na wali kuku na chapati kuku na ugali.

Nataka kufikia wapi katika kazi yangu? Naeza sema kwanza mimi ni mtu ambaye, nataka niwe na biashara zangu, nataka kufungua duka la urembo. Duka la kuuza nguo, duka la kuuza nywele. Na lengo langu katika kwa kufika kazi, nataka kuwa mwanabiashara bora, na nataka pia nieze kuwahimiza wadogo wangu kwamba, unapotaka kufungua biashara yako yoyote, unapotia bidii, unaeza weza kufika kwa lengo yako. Na kwangu mimi naeza sema kwa kweli, katika lingo yangu ya biashara naeza taka kutengeneza pesa nyingi sana, na hii pesa itanisaidia kuimarisha masha yangu ili niwe mtu bora. Na pia naeza sema kwamba, kwa kufanya kazi unapata kwamba, naeza kusaidia jamii yangu, naeza jisaidia mimi mwenyewe kwa manufaa zangu na pia naeza kutengeneza maisha ambayo ni ya starehe. Pia katika kazi yangu unapata nataka kunufaika ili ndio nieze kupea watu wengi ajira. Kazi yangu ikikuwa kubwa na nieze kufungwa maduka mengi, unapata naeza pea watu ajira ili waweze kupata pesa ya kujiandika na pia ya kujilisha waweze kutumiza maitaji yao kwa mshahara ambao nitakuwa nawalipa.

Nina wasiliana vipi na wafanyikazi wenzangu. Wafanyikazi wangu njia kuwasiliana nao ninjiya raisi. Kwa namna nyingi sisi ni watu ambao tunatumia simu kuzungumza. Uneza pata tunapiga nawezapigia mfanyikazi mwenzangu simu na tuweze kuzungumza katika simu ili niweze kumwelezea kama naitaji usaidizi ama kama naitaji usaidizi tunasaidiana. Pili tunaezaandikiana barua ama meseji pale katika whatsapp ili kuweza kufikisha mawasiliano fulani kama vile ningetaka hii na hii niamba unisaidie ama naomba hii na hii ili weza unisaidie. Sasa kwetu sisi unapata tunatumia mawasiliano kama vile meseji ama kupigiana simu ndo eze tu kusaidiana. Na neza kuambia kwa kuwasiliana uwa inaraisisha maisha yetu kwa kuwa tunaeza kusaidiana katika njia moja au nyingine kama mfano mmoja wetu wako mbali na muingine. Simu imeleta manufaa mingi.

Ninapenda nini kuhusu mta wangu? Neza kuambia kwamba nilihamia huu mta mnamo wa ilfu mbili kumi na saba. Na nilipohamia mta huu nilipata kwamba ilikuwa mta mbao ime jengwa sana. Lakini pia saizi maendeleo yamekujaka kuwa zaidi na zaidi. Napenda mta huu kwa sababu usalama ni mzuri. Na hakuja kuwa na maneno kama vile uwizi ama ulagai wa watu. Pia mtaa huu inanifurasha kwa sababu nyumba hua zimejengwa vizuri na pia nyumba tena si bei gali. Inamanisha kwamba naweza kulipa maitaji yangu bila kungangana. Pili inezakuambia ni kwamba katika mta huu wangu watu wakijami wanaishi kwa umoja kwa upendo na pia tunasaidiana katika kila jambo ambayo moja wetu anezakuwa naitaji. Pia kitu ambao ili nifanya ikani vutia kwamba nishi katika mta huu, mahisha sibe gali, yani vitu kama vile chakula, vitu kama ukienda ospitalini, unapata kwamba maisha sibe gali ni kila mto naweza kuishi vizuri. Na pia, kuna vifaa vingi ambavyo mtu yote anezataka, ukitaka kuenda kutembea katika hoteli, kuna hoteli ya ina nyingi, pana maduka mingi, pana shule, pana hospitali, na nezataka ambia kwamba ni mta ambao, yani ni pazuri, yani mtu anapendezwa.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirisha ni mwako. Unaweza kuelezeni nini unachokina ukitazama inje. Napotazama inje naona nyumba ya jirani wangu ambaye anaishinkando yangu. Pia nawezaona magari kwa sababu unapata majirani inje wameweka magari zao katika nyumba zao. Na kumbuka ni wakati gani wa siku upenda kutazama inje. Mii napenda kutazama mchana kwa sababu unapata mchana unaona watoto wakicheza inje, watoto wa majirani wakicheza inje, pia unapata mwangaza huwa inakaa vizuri inje, kwa sababu pia unona manyumba huwa zimejengwa vizuri. Nini kinachobadlika inje kutoka na msimu, hakuna kitu ambacho kinabadilika katika na msimu, pahali ambapo unaishi, unapata kwamba vitu huwa viko vile vile na huwa vibadiliki. Na hisi vizuri na potazama inje dirisha kwa sababu ni mandhari ambayo ya yanapendeza pana, yaani nyumba huwa rangi zao zime pakwa na rangi nzuri Unaona magari za majirani ambayo ni ya aina tofauti tofauti na pia ni pahali pazuri sababu pia usalama usalama ya pahali na poishi ni nzuri.

Kwa uhakika, mimi ni mtu ambaye napenda kujifunza historia. Nasema hivi kwa sababu, historia ni kitu muhimu katika maisha ya mtu yeyote. Kwanza, historia inaweza kukufunza mahali ambapo umetoka. Historia pia inakuonyesha kama hapa ndipo mahali ulipotoka, una mpango wa kuelekea wapi. Kwa mfano ukisoma historia Kenya itakwambia, kabla sisi tu wakoloni waje tulikuwa tunaishi vipi, walipokuja na napoli walipoenda maisha ya waKenya ama ya waAfrika ilikuwa vipi. Na pia ni vizuri kujiongezea maarifa kwa sababu unapojua mengi unaweza pia kuongea na akili ambayo unapata unajua mafunzo inayofaa. Pia naweza sema kwamba, historia ni mzuri kwa sababu unapojua historia yako kama mwafrika, kama mwanafunzi, kama jamii yako, utajua kwamba hata uneza hadithia historia kwa watoto na vitukuu kwamba watakuja ili wasiweze kusahau pahali walipotoka. Naam ndo maana naweza himiza watu, kila mtu, soma vitabu, jua historia yako, jua historia ya watu wengine kwa sababu hizi ni hadithi ambavyo tunafaa tueleze pia wadogo wetu.

Je, ninapenda kucheza michezo ya video?. Naweza kuambia siwezi sema kwamba napenda ama nachukia. Lakini kwa hakika nikieza pewa nicheze naeza cheza. Kwa mara nyingi naona kana kwamba michezo ya video ni michezo ambayo huwa inafurahisha wavulana sana kuliko wasichana. Sisemi kwamba ni michezo mbaya lakini unapata ni michezo ya vijana. Na kwangu mimi, nikiangalia michezo ya video kwangu mimi naiona kama njia ya biashara. Nikisema hivi na maanisha kwamba, naeza fungua duka ambao unapata, na nunua runinga na nunua izo vitu ambavyo wanakuja michezo aina tofauti ili wakija wakicheza, naeza kupata pesa. Tuseme kwa mfano, mchezo moja, mtu akicheza kama kwa masaa nusu namlipisha kama mia mbili ama mia moja. Unapata kwamba hii itaniletea pesa na naweza kutengeneza pesa nzuri kwa sababu unapata tunaishi kwa ile wakati ambapo vijana wanapenda kucheza michezo sana na kwangu mimi kwa sababu sipendi mchezo naeza iyeka kama biashara ili nipate pesa.

Swali ni kwamba niambie kuhusu ujuzi ningependa kujifunza. Unaweza kushiriki ni ujuzi gani ungependa kupata. Kwanza ujuzi ambao ningependa kujifunza ni jinsi ya kuendesha gari na pia jinsi ya kutengeneza keki ya aina tofauti nyingi. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu siku ambapo nitapata kujinululia gari yangu kibinafsi. Utapata kwamba nitaweza kusafiri katika eneo moja hadi nyingine. Na pia ni nzuri ambapo unapokuwa na gari yako wewe mwenyewe unajua unaeza kuendesha. Pili naeza sema kwamba. Ninapojifunza kutengeneza keki ya aina nyingi. Naweza uza na nipate hela. Na hela hii inisadie katika maisha yangu ya kila siku. Naam nishajifunza kuendesha gari na naeza kuambia kwamba si ngumu. Ila tunafaa kujifunza kuwa na uwezo ile ambao najua kwamba naweza kufanya nini jameni jinsi ambavyo nitakavyojifunza kama ni gari itabidi niingie katika shule ya kufundisha kuendesha gari ili niweze kuelekezwa tatu naweza kusema kwamba ni wakati mzuri wa kuanza ni huu mwaka huu mwaka ni mwaka ambao napanga kujifunza kuendesha gari, kutengeneza keki na nitapakapojua kutengeneza keki nitaanza biashara yangu ili niweze kupata pesa na ninaweza himiza mtu yote kwamba kitu yote ambapo unataka kujua kufanya usichukue wakati mwingi, chukua wakati huo huo na uanze kujifunza kwa sababu utaona manufaa yake.